Mimi hupenda majira ya vuli, majira haya nayapenda kwa sababu huwa na hali ya anga ile ya kufuraisha, imetulia na unaweza fanya shuguli zako nyingi. Hasa mimi mtu ambayo hupenda kukua nje ya nyumba, maanake wakati wa kiangazi auwakati wa mvua nyingi huwa sipendelei kutoka nje.

Kwa mawasiliano kazini, mimi hupa kipaombele kwa mawasiliano yale yanayolenga kuendeleza kazi, hasa ratba ya kazi. Mimi huhakikisha kila mtu amepokea ratiba yake, anaelewa kinachofaa kufanywa na anajua malengo yake ya siku mzima. Hivo, ndivo kazi huwa imepangwa na itaendelea vizuri kabisa.

Ndiyo, mimi hugawanya takazangu. Maanake, taka lazima zigawanyqw kulingana na aina yake Kuna taka za plastiki, taka za chuma, taka zile za mabaki ya jikoni, taka za majichafu. Zote inafaa ziende mkondo tofauti ili iwe rahisi kuzitupa na kulinda mazingira yetu.

Zana za dijiti ambazo mimi hutumia kila siku ni zana za mawasiliano, vifaa kama simu ya mkononi, vifaa kama kompyuta, vifaa kama tarakilishi, mimi hutumia zana isi kwa sababu napenda kuwasiliana na watu tofauti tofauti, ndivyo ilivyo kazi yangu ya kila siku.

Ingawaje sipendi chakula cha haraka maramingi mimi hupata nimekitumia kwa sababu kuna wakati ambapo inabidi. Lakini iwapo nina wakati na kama chagua ni langu mimi hufurahia chakula cha kiasili haswa kile ambacho kimepikwa nyumbani maanake kina utamu na kinafurahisha mno.

Samaki ni mojawapo wa vyakula ambavyo mimi napenda kula sana. Napenda kula samaki kwa sababu ina manufaa. Mengi kwa mwili. Na samaki nyewe huwa tamu. Huku sisi uchukua samaki kutoka kwa ziwa. Manake tunajua samaki za kutoka ziwani ni tamu kuliko zile zilizofugwa nyumbani ama kutoka baharini.

Ndiyo, mimi ni mpiga kura. Tena huwa sikosi kupiga kura. Maanake najua ni jukumu la kila mwananchi kupiga kura. Kupiga kura ni kuwajibika. Maanake unafaa uwajibike kuchagua viongozi ambao watawezesha nchi kusonga mbele. Viongozi wa maendeleo na maono.

Ingekuwa ni upendo wangu, ningetembea kwa miguu daima, lakini siunajua kuna mahali huwezifika kwa mguu Maanake, mguu unaweza kufikisha mahali karibu karibu tu. Kwa hivyo, mara nyingi, hujipata, nimepanda gari, treni, au hata eropleni, kwenda semu za mbali, ila napenda kutembea kwa mguu.

Ukienda pale mtandaoni utapata picha zangu nyingi sana. Mimi upenda kuziweka pale kwa sababu nyingi tu. Kwanza ni kwa sababu nahifadhi kumbukumbu zangu mtandaoni. Ningependa wale watakaokuja baada yangu waone jinzi nilivyoishi na jinzi nilivokuwa nikifanana miaka zangu za awali.

Kupanda milima napenda sana. Hasa milima mirefumirefu kama milima Kenya, milima Kilimanjaro, ah, napenda kupanda. Na naeza kuhadithia siku moja tulipopanda milima Kenya ilikuwa marayangu ya kwanza. Nilikwea hadi kileleni ila ilikuwa inachokesha sana buana. Nilirudi nyumbani nikiwa na furaha nyingi.

Mimi nimewai kulima maramingi sana. Hata leo hivi nimetoka kulima pale sebuleni. Sio ukulima ule wa kiwango cha juu, lakini ukulima wa kiasi. Napenda kulima kupalilia mahindi zangu, kupalilia maua sebuleni. Kulima mwingi tu na ni hali ya kila mtu tunapoishi lazima upende kulima.

Programu ya kwanza ya simu ambayo mimi hutumia ni ile ya kupiga picha na kuhifadhi kwenye mtandao inaitwa Google Photos. Hiyo programu imenisaidia sana. Kando na hapo programu nyingine mimi hutumia ni ile ya kuingia mtandaoni na programu ya WhatsApp. Izo sikosi kuzifungua kila siku kwenye simu yangu.

Ili kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni lazima niyapange kulingana na kila wiki na kila siku. Na nipatie kipaombele yale malengo ya muhimu na yale yasiyo muhimu ya chukue kiti chanyuma. Hapo huwa rahisi mimi kuweka malengo yangu kamili. Na pia lazima niwajulishe wenzangu nijue jinzi wanavyo panga malengwa yao.

Mimi hupenda kuandika na pia hupenda kuongea Inategemea tu ni wapi nilipo na ni nini ninachotaka kufanya Ninaongea wakati najua watu wengi watanisikiza na wataelewa vizuri kuliko nikiandika Hila pia mime huwandikia watu barua au ujumbe mfupi au ujumbe kwenye mtandao wa whatsapp kuwajulisha mambo kadha wa kadha.

Kusema ukweli mimi sipendi kuvaa ndevu, ingawaje naona ni mtindo ambao wanaume wengi wameupenda. Ila kwangu mimi napendelea kunyoa, nanyoa zote kabisaa kidevu kiwe kisafi. Ninaponyoa mimi pia hujihisi vizuri maanake, ndevu mara zingine ufanya naanza kujikuna, na najihisi huwa sio msafi.

Usiku kabla ya kulala ni lazima nipige dua langu kwa mola. Maombi hunisaidia kuwa mtulivu na nilale usingizi mwororo. Lakini kabla ya dua na kulala huwa pia nafanya mazoezi kidogo huwa nashiriki na familia yangu mazungumzo. Na pia huwa tumekula pamoja chakula kile cha jioni.

Mara nyingi mimi hupenda kazi na wengine. Tukiwa pamoja kwenye kikundi huwa ni rahisi kuafikiana kwa maneno kadha wa kadha. Vichwa vingi vikija pamoja ni rahisi kupata suluhisho kwa matatizo kuliko ukiwa peke yako. Maanake unaweza chukua mawaidha kutoka kwa watu kasha wa kadha na ukapata suluhisho mwafaka.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi kwanza huwajulisha kwamba jambo lolote lisiwe lile la kuwafanya wahisi kwamba ni mwisho wa maisha yao au mwisho wa dunia. Ata uwe chini aje, unaweza inuka tu, inategemea na imani yako na vile utatoka pale chini. Kwa hivo, sio vizuri mtu kufa moyo.

Mimi hupenda kupika tena sana, napika vyakula vingi, napika wali, napika ugali, napika mboga, napika nyama, vyakula hivi vyote nimejua kupika na upishi huu nilifunzwa kupika na mamangu, tangu nikiwa mdogo Alihakikisha kwamba, napenda jikoni, napenda kupika na tulikuwa tunapikia wageni kwa pamoja na walikuwa wanafurahi.

Mimi napenda mchezaji wa mchezo wa kandanda au mpira wa miguu wa timu ya Manchester United, anaitwa Brian Mbumo. Mchezaji huyu ni wa timu ya Cameroon na ni mshambulizi. Mimi hupenda uchezaji wake maanake ana nguvu nyingi na ana akili, ana maarifa sana pale akipata mpira. Na pia hufunga magoli mengi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile ya kutulia pamoja na familia yangu. Pale sebuleni tukiwa nyumbani au tukianda nje kule kwenye mkahawa mzuri. Au kutulia kwenye bustani ya halaiki. Mimi huwa nafurahi sana kuwa na wanangu na mke wangu maanake ni watu ambao hunipa furaha nyingi sana moyoni.

Mimi ni nakipawa cha uandishi. Uandishi ni kipawa ambacho nilianza tangu nikiwa shule ya msingi. Tulikuwa tunaandika michezo, tunaandika habari, tunaandika matukio mengi tu. Tulikuwa tunaandika insha. Nilipokuwa mzima, nimeandika vitabu, nimeandika maneno mengi ya wanafunzi kujifunza na inanipa furaha mimi.

Nitakua mkweli hapa kwamba mpira wa besiboli huwa siufuatili sana mimi. Kwa hivyo wakati mkuu wa mpira wa besiboli siwezi kuelezea. Mimi najua kwamba besiboli inapendwa kule marekani na ina uchezaji wenye tajriba kubwa. Lakini sina timu ambayo nafuatilia au kuipenda.

Hata nihisi vizuri ama vibaya kungojea kwenye mstari ni jambo ambalo napaswa kulifanya. Manake kwenye mstari kila mtu ana haki yake huwezi kutoka nyuma, utarajie, utapewa, kipa umbele, uhudumiwe na wenzako walifika kwenye mstari mapema. Nilazima kila mtu apige foleni.

Mimi napenda sanaa ya muziki na uigizaji. Sanaa hizi zinaenda moja kwa moja. Bila mziki uigizaji haupo na kwenye mziki pia kuna uigizaji. Kwa hivyo wakati wowote napata ruhusa ya kuenda kuona sanaa hizi mimi huenda. Kwenye pale mjini ama popote pale. Hata mashindano ya shule mimi hufuatilia.

Naam, napenda kupiga chombo cha mziki, napenda kupiga gitaa. Gitaa ni chombo ambacho kina kinahitaji uzoefu na umakini sana kukipiga. Watu wengi husema ni vigumu, lakini mimi tangu ni jifunze kucheza gitsa nikiwa mtoto. Ha, imekua ni furaha tu baada ya furaha siku zote.

Hamna kazi ya nyumbani ambayo naichukia, mimi ni mtu ambaye napenda sana kufanya kazi za nyumbani. Kazi kama upishi, usafi pale ya inje ya nyumba na pia ndani ya nyumba, kufua nguo, kazi kama kushughulikia mifugo, ni kazi ambazo mimi huzifanya kwa furaha na kwa kumshukuru pia mungu.

Tukio la muhimu katika maisha yangu ni wakati ambapo nilifuzu kutoka chuo kikuu na nikapata kazi yangu ambayo nilikuwa nimeomba kwa muda mrefu. Kazi hiyo ndiyo kazi ambayo nilianzia chini na nimeifanya nikapanda vyeo hadi nilipo sasa. Na sasa nafungua kampuni yangu binafsi naeza kumshukuru tu mola.

Lengo langu katika kazi yangu ni kufika kilele, cha vilele, viyote katika fani hii. Yaani ninapoanzisha kazi yangu sitaki kubakia chini siku zote. Nafaa nipande juu hadi nifikie kilele. Ndiyo matarajio yangu katika kazi na nina uhakika. Siku moja nitafanikiwa.

Kujenga mahusiano na wafanyi kazi wengine mimi huanza kwa kuwaelewa. Mime umpa kila mtu nafasi. Ni vizuri kumpa mtu nafasi, ajieleze, ajionyeshe, alete umahiri wake tuelewe. Ndiposa utamuhukumu vile utahusiana naye. Na hapo ndipo mahusiano huanza.

Ndiyo, mimi hupenda kulima bustani. Tena sana. Ndiyo kazi mimi hupenda kufanya kando na kazi yangu kuhu. Pale bustani nimepanda mimea mingi ambayo ni maua na miti kadhaa ambayo ni ya kupendeza hapa nyumbani. Pia nimechukua miche mipya ambayo nimepanda. Sasa namwagilia maji.

Mimi nahisi kwamba wasilisho ni njia muhimu ya kufikisha ujumbe kutoka kwa mtu mmoja au watu wengi kufikia watu wengine. Na ni njia muhimu ya kuhelimisha watu, kuwanufaisha na pia kuwaanda kwa mambo ambayo yanakuja. Kwa hivo, kila wakati wasilisho linatumika, linafaa kukumbatiwa na kila mtu.

Mimi ni mtu ambaye napendelea kitanda kizuri, manake ninapolala huwa napenda kusikia, nimeguzwa na vitu nyororo nyororo, sipendi kuwa nimefinyiliwa wakati nalala, hata usingizi wenyewe ni kama hautakuja wakati kitanda ni kigumu sana, ndio maana ninaponunua, mimi huchagua kitanda kizuri, kizuri tu.

Utaratibu wangu wa jioni huanza pale ninapotoka kazini mida ya saa kumi na moja jioni. Wakati huo mimi hupitia mahali, kunywa vinywaji kadhaa na marafiki zangu. Baadaye nafululiza moja kwa moja hadi nyumbani kuwaona wanangu na mke wangu. Tunashiriki chakula cha jioni, mazungumuzo kadha wa kadha, halafu, jioni inakamilika hivyo.

Kusema ukweli siwezi kuhesabu mara ninapopiga picha, manake ni mara nyingi tu. Mimi hupiga picha, kila ninapo ona kitu ambacho, kinafaa kupigwa picha. Niwe nasafiri, niwe nipo kazini, niwe nipo nyumbani, niwe niko. Shuguli yeyote ile, mimi huwa na picha yangu, kamera yangu mkononi, nachukua picha, nyingi nyingi sana.

Kiongozi mzuri ni ule mwaminifu. Yule ambaye hutimiza maono yake kwa watu wake ambao anaongoza. Wakati anapeana ahadi, anafuatilia kutimiza ile ahadi. Huyo ndiye kiongozi nawezasema ni kiongozi mzuri kwa watu wake. Na viongozi kama hawa ni nadra sana. Jambo ambalo linanisikitisha.

Kwanza kabisa ni lazima kuukubali udhaifu wangu nikiwa kazini ndiyo ikue rahisi kushughulikia udhaifu huo na nifanyapo mimi ni kwamba huwa naongea na wenzangu kazini nawaeleza udhaifu wangu ili waweze kunisaidia kushughulikia na hivyo mimi hupata suluhu kwa haraka.

Siwezi kuhesabu mara mbazo nimeenda kwa maktaba. Maanake mimi hupenda kusoma, mimi hupenda kuandika. Ninapotaka kuandika hadithi zangu, mimi huenda pale maktaba nachagua sehemu nzuri nakaa chini naandika. Kwa hivyo, ni mara nyingi sana mimi huenda maktaba. Hata siwezi peana idadi ya siku.

Ningependa kuwa na uwezo wa uvumbuzi, yaani niweze kuvumbua mambo kwa urahisi, niweze kujua kile mtu ananiwazia na kile watu wanapanga kufanya, nikimtazama mtu niweze kujua anayolenga kuyafanya akili ni mwake, nikiwa na uwezo kama huo, nitaweza kutimiza mambo mengi sana.

Nikiwa kwenye timu, mimi huimiza ushirikiano kwa kuwasikiliza wenzangu wote na kufuatilia ma machanganuzi yao kuhusiana na mada ambayo tunatarajia kuongea. Hivyo ndivyo mimi huwapa motisha ya kila mtu kutoa maono yake na kufuatilia kila kitu ambacho tunafanya kwenye timu.

Kuna njia moja tu ya kushughulikia muda pale kazini. Na njiya hii ni kukuwa na ratiba. Mimi hutengeneza ratiba ya mambo yote ambayo nataka kufanya kwa siku ama kwa wiki ama wa wakati wowote ule na huwa nafanya kwa kufuatidhia hiyo ratiba na muda ambayo nimeweka. Hivo mimi hushighulikia kila kitu kwa sawa.

Vifaa vyangu mimi huvisafisha mara mbili ama tatu kwa wiki, lakini pia inategemea ni vipi vinafaa kusafishwa. Wakati mwingine unaweza ngoja kusasisha kumbe kinahitaji sasa hivi kwa hivyo ni vizuri kufuatilia vifaa vyangu, nivijue, nivielewe vizuri hili, nijue ni lini vinafaa kusasishwa wakati wowote.

Wakati nahitaji msaada kazini jambo la kwanza mimi hufanya ni kuongea na mkubwa wangu yule ambaye amenisimamia. Yeye ndiye huchukuwa malalamishi yangu na anayawasilisha kwa yule anayefaa. Pia tuko na kikundi chetu cha wafanyi kazi ambacho mimi hukimbilia wakati wowote ninapohitaji msaada haswa wa fedha.

Kazini kwetu wakati wa mapumziko ya mchana huwa ni wakati mdogo sana haumruhusu mtu kufanya mambo mengi Kwa hivyo kama siendi kula chakula cha mchana ambacho mimi hula kila siku saa zingine natulia tu chini ya mti au natembea kiasi pale kwenye sebuleni alafu Narejea kazini kuendelea na shughli.

Ili kujiandaa kwa mkutano ni lazima nipige hatua kubwa sana katika kuelewa ni nini mkutano utakua unaongelelea. Lazima niwe na habari zote ambazo zitashugulikiwa pale kwenye mkutano ili pia nami nitengeneze mchango wangu na nijue ni nini wanatarajia kutoka kwa wangu. Hivyo basi mkutano utaendelea vizuri.

Wakati wa mapumziko kazini ni wakati wa kupunga hewa, kutuliza akili, na pia kunyoosha misuli kidogo. Unajua kazi yetu mara mingi ni kazi ya kukaa chini, kuandika kwenye kompyuta, masaa marefu. Kwa hivo, unapopata wakati wa kupumzika, labda upate kinywaji kidogo, kujifurahisha, alafu, unarudi, unaendelea na kazi.

Napenda kufanya mambo mapya kwa kuzingatia utafiti wangu wa kibinafsi hili nielewe ni vipi matokeo yatakua na nitofauti gani naweza leta ninapofanya mambo mapya mambo mapya mimi huwa siyaanzi tu bila mwelekeo Lazima niwe na mpangilio fulani ambao utanihakikishia kwamba nitayatimiza malengo yangu pale.

Muziki nayoipenda ni nyimbo za injili, nyimbo za injili haswa, nyimbo za njili za kiafrika, hapa nchini Kenya kuna wana mziki wengi sana, wanaimba nyimbo za injili na wanafurahisha, wanapendeza. Ukiwatizama kwenye runinga, au kuwasikiza kwenye radio, nyimbo zao zinafurahisha na zinamtukuza mungu, au ndiyo mimi napenda.

Napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa kiangazi ya ambapo, huwa hatuna mawingu mengi sana mbinguni. Hapo mimi hujitokeza nje ya nyumba yangu natazama nyota na huwa inaweka mandhari mazuri sana ya kutazama kule kwenye mbinguni. Na hiyo ni moja wapo ya njia yangu ya kuenjoy wakati wa usiku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu ni lazima niendelee kusoma mambo mapya. Mimi hujifunza mambo mapya kila siku, kila wakati. Nafanya hivyo kwa kuusoma, kupitia mtandao, kusoma kutoka kwa wenzangu na pia kutembea siyamukadha wakadha ili kujifunza kutoka kwa watu na kujua jinzi wanavyofanya maneno yao.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio maramingi sana. Mara yangu ya kwanza ilikuwa wakati ambapo nilikuwa shule ya msingi na tulikuwa tunaenda tamasha ile ya muziki na uigizaji. Huko, tulikuwa tunahitajika kulipa shillingi hamsini ili kuingia kwenye Tukio. Tangu hapo, nimeenda matukio mengi sana na kila wakati huwa tunanunua tikiti.

Mimi napendelea kuchora kuliko kupaka rangi, manake kuchora kunaendana karibu kwa karibu na kipaji changu cha uandishi. Unapochora unatoa hisia zako, unapochora una ule uhuru waku jieleza vile unataka. Kwa hivyo uchoraji kwangu ni kitu ambacho kinaleta furaha sana.

Kwa wiki mimi hufua nguo maramoja tu. Maramoja kwa sababu ni wikendi pekee ambapo sisi huwa na nafasi ya kufua nguo. Siku zingine hizi sisi huwa kazini bana. Hata hatuna nafasi ya kuwa pale nyumbani muda mwingi. Na kwa vile hatuna hela za kuwalipa watu kutufulia kila siku, sisi huwa tunangoja hadi wikendi alafu tunafuwa.

Ninapotaka kustarehe mimi huwaita marafiki zangu, tunaenda kwenye mahali petu ambapo tumezoea, tunaburudika kwa vinywaji na muziki, mara nyingine hadi usiku au hata hadi asubuhi, na pia mimi huwaita nyumbani kwangu, tunastarehe pamoja, mambo ni yale yale, tu tuwe nyumbani au tukuwe kwingine.

Mimi hukumbatia mabadliko kazini lakini sio kuyashambulia. Maanake mimi ni mtu naelewa fika kwamba mabadliko kazini yatakuja. Tupende, tusipende. Kwa hivo huwa niko tayari. Na mabadliko yanapotokea, mimi huyachukua kama mambo ya kawaida na nayashirikisha kwenye kazi zangu.

Usiku huwa sikai kupita saa nne za usiku. Labda, iwe siku ya sherehe ama siku spesheli ambayo tunamambo ya kufanya usiku huo. Lakini kwa kawaida, saa nne ya usiku ni wakati wangu wa kulala. Ndipo, nipate usingizi mzuri, niamke mapema kesho yake, nieleke kazini, ni endelea kujenga inchi.

Mimi napenda paka zaidi ya mbwa manake paka ni mnyama ambaye ni mrahisi kumfuga Anaheshima pale nyumbani paka na anamicheza mizuri yaani ni mnyama wakufurahisha tu sio kama mbwa na pia napenda paka kwa sababu hana kelele kama mbwa anavyopenda kubweka bweka wakati wowote hata bila sababu.

Nilijenga zoea la kujifunza mambo mapya kila wakati. Na zoea hili limekua nzuri sana kwangu kwa miaka mingi. Kila ninapojifunza jambo maisha yangu huwa inaimarika. Kazi yangu huwa inaimarika na huwa nafanya mambo kwa njia tafauti. Hasa kutumia teknolojia na mambo ya kisasa kama AI.

Napendelea viatu vizuri ambavyo vina vina uzuri sana kwa mguu, yani havifinyi wala haviniwashi. Napenda viatu ambavyo vinadumu na pia viatu ambavyo mtindo wake ni wa kisasa. Viatu ambavyo unaweza vivaa na nguo yoyote na ukatokea kupendeza kwa siku yoyote ile.

Nimewahi kusafiri hadi ugiriki na nilipenda sana visiwa vile vya ugiriki. Nchi ya ugiriki ina watu wazuri sana na mandhari yake ya ziwa la mediterranean ni mandhari ya kupendeza. Nilipokuwa kule, niliona mahoteli, mabarabara na magari mazuri sana ya kupendeza.

Kwenye ukuta wachumba mimi hupenda rangi ya njano, rangi ambayo inaleta mwangaza mzuri sana ndani ya nyumba. Rangi hii haipendwi na wengi lakini kwangu mimi ukuta uliopakwa rangi ya njano kwanza ile inayometa meta. Huwa unanifurahisha sana na ndiyo maana hata nyumba yangu nimepaka rangi ya njano.

Inanipaswa kutoa sadaka na michango wakati wowote ambao Nina uwezo. Hivyo ndivyo mimi naamini na hivyo ndivyo nilivofunzwa na walimu pamoja na wazazi wangu. Sadaka kanisani inasaidia watu wengi sana. Wakimu wasiojiweza na wale wasimamizi wa kanisa. Na hivyo hivyo ndivo manake tena michango husaidia.

Ninaishi mtaa unaoitwa milimani, mtaa huu nimeishi kwa miaka mingi sana zaidi ya miaka kumi sasa. Ni mtaa wenye nyumba nzuri, watu wazuri majirani wanaopendana, na miti pia ni mingi kwenye mtaa huu. Napendelea sana eneo hili kwa sababu hakuna kelele wala hakuna visa vingi vya uhalifu.

Napenda kupiga picha sana. Ukiniuliza ni picha ngapi nimepiga hata siwezi kuhesabu. Ukienda kwenye mtandao wangu wa kijamii utapata picha tele ambazo nimepiga na watu wengi na nimejaza pale. Picha hata nina kamera yenyewe ambayo mimi hutembea nayo napiga picha wakati wowote napotaka.

Chakula ni nachopenda kule jioni ni ugali. Ugali ni chakula kilichotengeneza kutokana nunga wa mahindi na kupikwa na maji yalio moto, hadi ukaiva. Ni chakula ambacho kina rutuba mingi sana kwa mwili na kinasaidia sana kuongeza nguvu mwilini. Tunakipenda sana.

Mimi huenda mahali pa ibada marambili kwa wiki Mara kawaida ni jumapili tunapoenda ibada na kushiriki pamoja alafu siku ya jumanne ambapo tunashiriki kama Wanajumuia sisi hukutana kwa kanisa na kuongelea mambo mengi kadha wa kadha.

Ili kufanya kazi ya ushirikiano na watu wengine ni lazima ujitolee, ni lazima uwe tayari kuwasikiza watu na ni lazima uwe tayari kusikizwa. Iyo ndio mana ya ushirikiano. Huwezi kuwa na ushirikiano bila wewe kutoa mchango au bila wewe kuzingatia mchango ya wengine. Ndiyo sheria zisizo andikwa za vikundi.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni yale ya kupandishwa cheo kutoka muhudumu wa chini kabisa hadi sasa hivi mimi ni meneja wa kikundi changu haya ni mafanikio ambayo nimeyapata kupitia kazi ngumu na ushirikiano mwema na wakubwa wangu Kwa hivo nalenga pia kupata mafanikio zaidi kazini.

Tuanze tu na simu ya mkononi. Hiki ni kifaa cha teknolojia ambacho mimi kama binafsi siwezi kuishi pasipo. Nitaishi vipi bila kupiga simu, bila kutuma ujumbe mfupi, bila kutumia mtandao wa WhatsApp na bila kuingia kwenye mtandao mengine. Inanibidi nikuwe na kifaa hichi kila siku kila wakati.

Mina njia kadha kadha ambayo mimi huhifadhi pesa. Ya kwanza ni kwenye benki, kwenye akaunti yangu ya hifadhi. Ambapo mimi hutuma pesa kila mwisho ya mwezi. Ya pili ni kwenye kikundi chetu cha wafanyakazi. Tuna njia ambayo sisi huwekeza pesa na pia tunawaza kuchukua mikopo na kujiimarisha kama wafanyakazi.

Mimi kitabu ninachokipenda zaidi ni Biblia. Biblia takatifu kitabu ambacho kina tufunza mambo ya dini. Kitabu hiki kina hadithi, kina historia na kina utafiti ila watu wengi hawaelewi ni kitabu ambacho kimesaidia kujenga maisha ya watu wengi na kimesomqa na watu wengi sana duniani.

Kwangu jambo la muhimu kufanya wakati wasiwasi unapoingia ni kuwa mtulivu. Ukiwa mtulivu, akili yako inaweza kufikiria jambo la kufanya lililo na manufaa kuliko pale unapobabaika. Wasiwasi husifanye ukafanya mambo mengine ya kufanya ilo jambo liwe mbaya zaidi. Utulivu ndio wa muhimu.

Napenda sana kunywa maziwa. Haswa tangu daktari anieleze kuwa maziwa yana madini ya calcium. Madini haya ya calcium ndio husaidia mifupa kuwa na nguvu. Na mimi kwa sababu napenda mwili wangu uwe wenye nguvu na uwe dhabiti, nafurahia sana nikikunywa maziwa sana sana maziwa ya ng'ombe.

Shughuli zangu za weekend huwa nyingi tu, napenda kufanya mambo mengi sana wakati wa weekend, ila pia napenda kupumzika. Unajua weekend ni wakati ambapo unajaribwa vitu vingi vile kando na kazi yako ya kawaida. Kwa hivyo kando na kunywa kahawa au kunywa kinywaji changu na marafiki zangu, mimi hujaribu mambo mengi yakiwemo sporti.

Mimi napendelea chakula chenye ladha ya royco. Royco ni chakula ambacho kina tengenezwa huku nchini Kenya na kinaongeza sana ladha kwenye vyakula vingine. Kina nunuliwa kule madukani na watu wengi wanakipenda. Kinaweza kuwa na ladha ya nyama, ya kuku na vingine vingi.

Nimesafiri kwa ndege mara si moja wala mbili, mara mingi tu. Nimesafiri kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya kazi. Pia nimewai kwenda kwa sababu ya likizo. Ndege nimepanda nikaenda kule ugiriki, nikaenda Dubai na pia humu humu nchini tu. Na kwa kweli ndege ni usafiri unaofuraisha.

Ndiyo, mimi navaa miwani. Miwani hii ni meivaa kwa amude wa miaka mitano sasa. Nilianza kuvaa baada ya daktari kunipima macho na kunieleza kuwa nafaa kuwanza kuvaa miwani ilikuona ipasavyo. Tango nianze kuvaa tatizo nililokuwa nalo la kushindo kusoma au kuona kwa umbali limefifia.

Mimi ni mtu ambaye napenda wanyama wa aina yote, hata wawe wanyama wa porini au wanyama wanyumbani, lakini pia napenda sana wale wanyama ambao wana tabia nzuri, wanyama ambao wanapenda binadamu, wanyama kama paka, wanyama kama umbwa, hao ni wanyama ambao mimewafurahia sana kuwa karibu nao.

Mimi huwasiliana na watu mara mingi kwa kuwapigia simu, hiyo ndiyo njia napata ya uraisi sana ya kumfikia mtu Pia kupiga simu kunakuruhusu kuongea na mtu moja kwa moja hivyo basi ujumbe unawasilishwa ipasavyo Lakini pia mara nyingine mimi utumia ujumbe mfupi au mtandao wa whatsapp kupeana ujumbe.

Naamini kwamba ni muhimu kuzungumuza kuhusu siyasa maanake siyasa na maendeleo zinaenda sako kwa bako Uwezi kutaka maendeleo na useme kwamba hutaki kuzungumuzia siyasa maamuzi yote ya muhimu katika nji ufanywa kulingana na siyasa kwa hivyo watu wanapaswa kuongelea kuhusu siyasa.

Nina lengo la pale kazini la kupanua biashara yangu iende nchi mzima. Kwa sasa hivi, tunaunda sabuni na kuuza katika kaunti yangu pekee. Lakini, miaka inapoenda kupanda nina maono ya kuongeza biashara na wafanyikazi katika sehemu zote za nchi yetu.

Hapa kwetu tunasheria ya kijiji ambayo enaitaji umajirani wote kujuwana. Kwa hivyo mimi naafahamu majirani zangu wote. Naafahamu hadi kazi wanazozifanya na wadikotoke walipukunjewuku. Ndiyo sheria zetu za kuwakikisha usalama katika eneo mbalo tunaishi.

Napenda uimbaji, napenda kuimba sana. Mara mingi mimi uimba kwenye choir yetu ya kanisa na pia mimi uimba kwenye tamasha kadha wa kadha. Uimbaji ni jambo ambalo nalianza nikiwa mdogo kule kwenye shule ya msingi na pia shule ya upili. Nilikuwa nikiimba kwenye choir za shule na nilikuwa na furaisha sana.

Sera ninayoona muhimu katika kampuni ni sera ya kuwachukulia wafanyikazi wote kwa sawa. Usawa kwa wote unasaidia watu kujiona watu ambao ni wa muhimu kwenye kampuni. Ukifanya wengine wajione wakubwa kushinda wengine basi, hapo utakua unapoteza bila hata kujua.

Usalama ndio jambo ambalo napenda sana kuhusu mtaa wangu. Mtaa huu una usalama wa hali ya juu. Hatuna visa vya wizi, visa vya upigaji ngeta, visa vya utekaji nyara hivo ni vitu ambavyo sisi huviona kwenye runiga. Lakini sio kwenye mtaa wetu.

Napenda sana kutembea msituni. Ingawaje, sijaenda sana kwenye msitu mingi. Misitu ina madhari mazuri ya watu kujionea na kujifunza. Kando na mimea, miti, tena kuna wanyama. Lakini, watu wanafaa ku kuwa na makini, wanapoinga kwenye misitu ili kuhakikisha usalama wao.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika, manake mamba yaliandikwa yako mengi sana. Ukisoma, basi wewe ndio unapata yale ambayo ya maandikwa, unayatumia kujinufaisha. Kwa hivo nitasoma wakati wowote, hila pia, mimi kama mwandishi tena inipaso niandike ndio watu wengine pia wapate vitu vya kusoma, wanapotaka kusoma.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, huwa sipendi kukaa sana wakati wa usiku maanake, mimi ni mtu mwenye usingizi mwingi. Kwa hivyo, mimi huamka mapema, utanipata kazini mapema, nikishaanza shughuli zangu, na wakati wa siku ukikuja kwangu, mida ya saa nne huwa nishaenda kulala. Ndivyo nilivyojifunza nikajizoesha kwa miaka mingi sasa.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili wa shule ya msingi alikuwa naitwa bwana patrick omtiti Mwalimu huyu alikuwa mwalimu wa mwenye nidhamu ya juu Lakini yeye ndiye aliyetufunza kiswahili cha msingi Nakumbuka kitabu kilikiwa kinaitwa kiswahili kitukuzwe na mwalimu huyu alitufanya tukapenda kiswahili.

Suruali kwa wanaume sketi kwa wanawake. Hayo ndiyo mapendeleo yangu kwa mavazi. Maanake naamini wanaume wanafaa wavae suruali au kaptula na wanawake wavae sketi. Lakini haimaanishi kwamba namzuia mtu yoyote kuvaa vile anavyopenda. Mimi naamini kwa uhuru wa mavazi kwa kila mtu.

Kinywaji cha machungwa, ndicho ninachopenda sana kikiwa baridi. Juisi ya machungwa ndio hunipoza roho haswa wakati wa jua kali. Ukija kwangu kwenye nyumba utapata nimejaza vinywaji vya machungwa na hivyo hata watoto wangu wanavipenda sana.

Mahali pa kimya, ndipo mimi hunawiri sana, hapo ndipo naweza kuandika hadithi zangu, naweza kuandika vitabu vyangu, naweza fanya utafiti wa kazi yangu, nikapata solution nyingi kwa mambo ambayo yanisumbua. Hila pia kuna wakati ambapo huwa niko kwenye ile hali ya kutaka kuwa mahali pa kelele, na pia mimi huenda.

Sinema mimi huenda maramoja ama mbili kwa mwezi. Na mimi huenda wakati nimeenda na mke wangu au na watoto. Huwa hatuendi kwenye sinema mara nyingi vile. Maranyingi huwa tunachukua hizo filamu, tunazitazama nyumbani. Na pia mimi huenda kwenye sinema kama ni siku ya umuhimu, kama siku ya kuzaliwa, ama sherehe ingine ile muhimu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia. Teknolojia ambazo zitaniwezesha kuendeleza kazi yangu zaidi ya ilivyo sasa. Ujuzi kama kutumia AI na vinginevyo katika kufanya kazi iwe rahisi. Ndio maana mimi hujifunza vitu vingi sana kila siku.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kutazama mambo yote ambayo nimefanya na kuyaandika chini na kuyaweka kwenye mtiririko ulio sawa. Masiku za juzi nimejipata nikitumia vifaa vya teknolojia kama AI na programu zingine nyingi ambazo huniwezesha kuandika ripoti sahihi.

Saa ya mkononi ni kitu ambacho mimi hupenda kukivaa sana nakivaa wakati wowote ule kila mahali ninapo kwenda. Ni kama ni mtindo wangu tu wa kimavazi manake hata si lazima nitumie kutizama wakati ila tu hiyo lazima iwe kwenye mkono wangu wa kushoto. Ni kitu tu ambacho hunifuraisha.

Napenda kula sana mboga zetu za kienyeji zile mboga za halisi mboga ambazo upikwa kwa mudamrefu na uchanganyo na viungo vile vya kitamaduni mboga hizi hukandwabnakua tamu najua kuamba zina manufaa sana kwa mwili kuliko zile mboga ambazo zilitoka kuingine zikaletwa huku kwetu.

Mimi namshukuru mungu kwamba ni miaka zaidi ya kumi sasa tangu niende hospitalini na wala sijawai kuwa na shida ile ya kunifanya niende kutibiwa hospitalini na jivunia sana na najua ni nadra mtu kufikisha miaka kama hizo bila kuenda hospitalini kwa hivyo mimi huwa siende hospitalini mara kwa mara.

Mimi napenda kutazama michezo ya voliboli na michezo ya kandanda Yaani mpira wa mguu michezo hizi miwili hizi na msisimuko wa kupendeza sana kutoka kwa mashabiki, wakufunzi, wachezaji wenyewe Yaani ile maandhari tu kuwa pale inafurahisha sana. Inamfanya mtu atake kutazama kwa muda mrefu.

Tangu tukiwa watoto wadogo tumeambiwa kwamba mafuta mengi si mazuri kwenye mwili wa binadamu Hivyo basi mimi nimeishi kupenda chakula ambacho, either hakina mafuta au kina mafuta kidogo sana. Icho ndio chakula mimi husikia kwamba ni kizuri kwa mwili na afya yangu.

Nilipomaliza masomo yangu ya uwandishi wa habari kutoka chuo kikuu cha Mombasa kule njini Kenya Nilipata kazi ya uwandishi wa habari katika kampuni moja ya uchapishaji wa magazeti ni kazi ambayo nimeifanya kwa miaka mingi ingawaje ina changamoto zake lakini imenisaidia pia kukua kama uwandishi wa habari.

Mazoezi yangu ya kila siku haya jumuishi mambo mengi manake mimi huwa sifanyi mazoezi mazito mazito huwa nafanya tu yale mazoezi ya kunisaidia kuwa na afya nzuri na nguvu mwilini Kwa hivyo asubui na jioni mimi huwa nakimbia kimbia hapa mtaani tu na pia mimi huenda kule kwenye gym kuinua vyuma.

Chakula. Chakula ndicho kitu ambacho mimi hununua zaidi. Nanunua chakula kila siku. Hata sio kila siku. Tuseme nanunua asubui, mchana na jioni. Kwa hivo, kitu ambacho napenda kununua zaidi ni chakula. Kando na chakula, mimi hununua vitu vingine kama mavazi, kama vitu vifaa vya ofisi vya kazi, na vinginevyo.

Michezo ya video napenda kucheza sana, maanake imenisaidia kujua mambo mengi Ninapenda kucheza michezo ya video ya kandanda, nachagua timu yangu, hasa tukiwa na marafiki Kila mtu anachagua timu yake na tunacheza na mshindi anapatikana ni michezo ambayo inatusaidia sana kupitisha wakati.

Kwangu siku kuu ni siku ile ambayo inasherekea kulingana na vile mambo yamekuja. Siku kuu zote hazifanani. Kwa hivyo, kuna zile ambazo mimi hupiga sherehe na marafiki, vinywaji muziki, na kuna zile ambazo mimi hukaa nyumbani na familia. Zote huwa zinafarahisha na huwa zina maneno yake muhimu.

Mimi kwenye televisheni hutazama tu vipindi vile venye vinaongelea matukio ya hivi punde au taarifa za habari. Huwa sifuatilii vipindi vingine. Kwa hivyo maanake nikiwa kwenye televisheni nataka kuelimika nataka kujuzwa. Huwa sipendelei kufuata mambo ambayo hayana umuhimu wowote.

Wiki yangu ya kazi hupangwa kulingana na siku, huwa napanga ratiba yangu kulingana na mambo ambayo napania kuyatimiza katika wiki ile Kwa hivyo wiki yangu ya kazi huenda na siku baada ya siku na kila siku inaratiba yake na inafuatilia mambo muhimu yale yenye uzito mwingi.

Nimekuwa na uzoefu wa kuwaelewa na kuwasikiza watu na uzoefu kazini umenisaidia kufanya mambo mengi sana. Nimejifunza kwamba unapowaelewa na kujifunza kutoka kwa watu, wewe pia unakuwa mtu mwema pale kazini. Hasa kama unafanya kazi katika kikundi.

Muda wangu na familia yangu ni muda ambao ni vigumo kueleza manaki hatuna namna halisi ambao sisi kutumia muda huo huwa tunafanya chochote kili ambacho kime kuja kilini siku moja utatupata nyumbani tukitizama televishini tumenyamaza siku nyingine utatupata tukicheza siku nyingine utatupata tumepanda treni tumeenda mbali sana.

Kazini kwangu ningependa kupata mafunzo ya uongozi niwe kiongozi bora Maanake hivi majuzi nimepewa jukumu la kusimamia kikundi na kusimamia kikundi kinafaa ukue na mazoea ya kuongoza watu Kwa hivyo sasa hivi najifunza jinsi ya kuwa kiongozi bora.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mtu ambaye alinifunza kuandika michoro kwenye nguo kama tishati na mashati kuweka kama baji na vitu vinginevyo ni kazi ambayo sasa naeza kuifanya kwa stadi na naeza pata pesa kutokana na kazi hii hata ingawa si kazi ngumu kuifanya.

Sidhani kama kuna mtu hata mmoja ambaye hapendi chakula kitamu, hatakuwa mtu wajabu sana huyo. Mimi napenda chakula kitamu manaka kina nifanya njihisi vizuri na kina nifanya, nijue nimekula na kutosheka. Kwa hivyo maramingi mimi huwakikisha kwamba nimepata chakula kitamu, popote pale ni endapo.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza ngoma, tena ngoma nyingi tu, unajua kwetu huku kuna ngoma za aina tofauti tofauti, kuna ngoma za kitamaduni, kuna ngoma za kisasa, kuna ngoma za kidini na zote zinapendeza, kwa hivyo ni napopata nafasi ya kucheza ngoma, mimi huwa sikatai, mimi hushiriki kikamilifu sana.

Kwa sasa ninatumia wi-fi. Nilipata wi-fi hii juzi kutoka kwa kampuni moja marufu ambayo inasambaza huduma za mawasiliano eneo letu. Wi-fi hii ikuana speedi za juu na inanisaidia kufikia mutandao vizuri. Hila wakati wi-fi haikuwa nilikuwa anatumia data ya simu kwa kazi zangu.

Faraga yangu mtandaoni ni lazima ilindwe kwa vyovyote vile maanake mimi ni mtu ambaye napenda faraga ya mtandaoni Lakini siku za majuzi wamejitokeza watu ambayo huingilia faraga ya wenzao na mimi hujilinda kwa kutumia vifaa muhimu programu speciali ambazo zinazuia watu kunifikia wanavyotaka.

Msongo wa kazi ni jambo ambalo litatokea, tupende, tusipende. Maramoja au nyingine litajitokeza na ni lazima ufanye kazi na ulishinde. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu, msongo wa kazi mimi hushugulika na kufuatilia yale mambo ya muhimu kwanza, alafu yale mengine yafuate baadaye.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi. Hadithi zozote zile huwa zinanifurahisha sana. Vitabu vya hadithi huwa vinanileta na msisimuo kwa maana huwa nasoma matukio tofauti tofauti mengine ya ukweli, menginr ya uongo ila hadithi zote zile kwangu zina maana.

Mafanikio yangu ninayothamini kazini ni mafanikio yaliyokuja wakati nilifanikiwa kuongoza kikundi changu, tukafanya kazi yetu na tulipopeleka kwa wakubwa wetu ikakubalika na wakasema kwamba kiongozi wa kikundi amefanya kazi njema Mimi kama kiongozi huyo aliyetajwa nilifurahi mno.

Mimi ni mtu ambaye napenda sana kujaribu vyakula vipya. Manake vyakula vipya hunifunza mengi kuhusu maisha ya watu wengine. Najua vyakula vyetu vya kitamaduni ni vitamu na vinatuwezasha kuishi vizuri lakini pia najua. Kuna wengine kule nje pia wanajua kupika na ni lazima tujaribu mapishi yao.

Kwa kweli, mimi napenda kusimamia watu. Hata sasa hivi nina vikundi kadha ya wa kadha ambavyo mimi husimamia. Huwa najisikia vizuri wakati mimi ndio msimamizi. Lakini pia mimi niko kwa vikundi vingine ambavyo mimi sina uongozi na huwa nasimamiwa na wengine. Cha muhimu ni kukubali nilipo na nifanye kazi ninavyohitajika.

Uzoefu wa kushangaza ambayo nimewahi kupata ni ule wa kukaa muda mwingi bila hata chakula siku anajua nawezabfanya hivo hadi ilipo nibidi wakati mmoja nikakaa masaa 24 bila kuonja hata maji ndipo nikajua kumbe mwili wa mwanadamu kunaweza kukaa masaa mengi hivo na uzoefu huo ulinishangaza sana.

Mimi napenda msimu wa kiangazi, msimu huu uwa na matukio kadha wa kadha, wakati huo watu wa washavuna vyakula vimejaa kwenye magala, kwa hivyo chakula huwa ni bei raisi, na watu huwa ni wengi, msimu huu pia wanafunzi huwa wamefunga shule, kwa hivyo kila familia huu wanafuraha na utaona tu mwenyewe vile watu wanafurahia.

Ili kushirikiana na timu mimi uhakikisha naelewa tabia za watu wote kwenye timu, ni muhimu kuelewa kwamba watu wote si sawa, kuna yule anayependa kuongea sana, kuna yule hapendi kuongea sana, kuna yule anafanya kwa haraka, kuna yule anafanya vitu zake kwa upole, unapowaelewa watu hao wote inakuwa rahisi kushirikiana nao katika timu.

Kwangu mimi ni hire nilale mapema. Ninapo lala mapema mimi ujihisi nimepumzika masaa ya kutosha na ninakua tayari kufanya kazi zangu kwa bidii. Kwa hivyo mimi siku zote utanipuata nimelala ninapopata nafasi ya kulala. Usiniite mvivu ni hivyo ndivyo mimi hufanya mambo yangu.

Kununua vitu mitandaoni ni jambo ambalo limeturahisishia maisha pa kubwa sana, yaani unaeza ingia tu pale kwa mtandao ukatafuta kile unataka kununua ukalipia na kika letwa hadi mlangoni pako ni jambo la kujifurahishia sana, lakini pia kuna wakati inakubidi mwenyewe uondoke ukanunue.

Maoni kutoka kwa wengine yawe mazuri au mabaya mimi huyachukulia kwa moyo mzuri, mimi hujuu ni mambo ambayo yanaa kunijenga, kwa hivyo mimi huwasikiza, mimi hukubali maoni yao na mimi huyatumia kwenye shughuli zangu za baadaye, hili niweze kutoa mambo ambayo yatakuwaya na fanikisha mambo mengine.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya majano. Rangi hii niliipenda tangu utotoni. Mama alikuwa na anunulia sana nguo za majano na nilikuwa nikitaka kuchora kitu na paka rangi ya majano. Na hivi sasa pia ata ukiangalia nguo zangu nyingi za majano na hata vitu vingi nimezipaka rangi ya majano tu.

Kila jioni kabla ya kulala ni lazima ni pigedua ni muombe ya maulana ni mshukuru kwa siku na ni mshukuru kwa familia yangu ni mshukuru kwa kazi Kisha baada ya hapo huwa ni kotayari kulala ni jambo ambalo nimelizoea kwa miaka mingi manake mimi ni mtu anayependa dini.

Ekima ya kuwasikiza na kuwaelewa watu ndiyo imenisaidia sana maishani. Nilijifunza ekima hii kutoka kwa babu yangu aliye niusia kwamba yafaa uwasikize watu na uwaelewe. Manake kila mtu sio kama wewe. Kwa hivyo hii menifanya ni mekua na uzoefu wa kuelewana na watu wengi.

Napenda sana kujifunza historia na nimejifunza historia za watu wengi Ninapojifunza kuhusu watu, walivyoishi maisha yao siku za usoni Walivokuwa na viongozi, maesha yao yalivyobadilika, kupitia siku nyingi Nafuraija sana manake inanieleza vile pia watu wataishi siku zijaza.

Napenda sana kuogelea. Naogelea kwa sababu ni kitu ambacho nakifanya kujifurahisha wala sio kama spoti ama mashindano. Mimi huogelea kwenye kidimbi ambacho nimejenga hapa nyumbani kwangu. Kina maji kiasi tu chakunitosha mimi pamoja na ma. Rafiki zangu wanao nitembelea. Tunaenda kuogelea hapo.

Mimi napenda maembe. Maembe ni matunda ambayo upatikana kwa urahisi sana kwenye eneo letu haswa katika musimu wa kiangazi. Maembe yana utamu wake na wakati yanapokua mengi sana sisi huyaifadhi kwa kuyachukua na kutengeneza juisi ambayo tunaezaweka mahali na kunywa baadae.

Komputa yangu mimi utumia zaidi kwa uwandishi na uchapishaji. Baada kutunga hadithi zangu, mimi uzipiga chapa kwenye kompyuta ni kitumia program ya Microsoft Word. Na kisha kupiga chapa ili nikipelekea watu wanaisoma kwa uzuri na urahisi. Naipenda sana kazi hii.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembea ni pale mabaki ya binadamu wa kwanza yalipatikana Mimi husikia walipata mifupa na vitu vingine vinavyoashiria kwamba mwanadamu huyu wa kwanza aliishi pangoni ila sijawai kufika pale ningependa kujua hilo pango lilikua linakaa aje, na huyu mwanadamu wa kwanza alikuwa.

Siku za mvua mimi huwa sina shughuli mingi, maanake ni siku ambazo hata huwezi kaa nje ya nyumba kwa muda mrefu. Kwa hivyo siku za mvua mimi hushughulika kati ya nyumbani kwangu na kazini. Kama ni michezo, basi sisi huenda kucheza michezo ya ndani ya nyumba, kama pale kwenye baa, au ndani ya nyumba na familia yangu.

Napenda watu ambao ni wakarimu, hiyo ni tabia ambayo naipenda sana kwa watu engini. Watu wakarimu ufanya maisha ya wenzao kuwa maisha mazuri. Unajua ukionyesha ukarimu nawe pia utaonyesha ukarimu. Haina aja ya kuwa mtu mbaya kwa watu wengini wakati ambapo unawezo wakuyabadalisha maisha yao.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri na usimamizi mzuri wa muda. Kunapokuwa na mawasiliano kazini basi kila mtu huelewa anachotarajiwa kufanya. Na kunapokuwa na usimamizi mzuri wa muda basi mambo hufanyika kwa ule muda ambao yamepangiwa kufanyika.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni pale nilipo kuwa nikibishana na marafiki zangu kwenye masomo. Nilikuwa na marafiki ambao wanapenda kusoma sana. Kwa hivyo tulikuwatunabishana kwenye somo ala hesabu, kingereza, kiswahili, kisayanzi. Masomo mengi kuna mwenye alikuwa anaibuka mshindi hapa na pale.

Umeme unapokatika sina budi ila kufanya mambo mengine ambayo hahitaji umeme ingawaje ni vigumu sana huwezi kuitazama televisheni na huwezi kufanya mambo mengine umeme unapokatika Lakini mimi huu ni wakati wa kuchukua generator au vifaa vyangu vya solar na kuvinganisha ili niendelea kufuraia.

Mimi huifadhi data yangu nyingi kwenye wingu, yaani kwa kizungu wanasema cloud storage. Kwa sababu, huko najua data yangu iko na usalama wa kutosha. Haiwezi kupotea na haiezi kuharibiwa kama vile ninavyohifadhi nikitumia vifaa vingine.

Mimi ni mmoja wapo wa watu ambao hawachagui mavazi, mimi huvaa nguo yoyote ile ambayo netaipata ilimradi inanistiri uchi Lakini iile napendelea kwa vaa zaidi ni nguo za kitamaduni, zile nguo zetu ambazo zinaashiria sisi ni waafrika na tunapenda utamaduni wetu ambayo tuliachiwa na mababu zetu.

Ningependa kutembelea mji wa roma ambao uko kule nchini italia naambiwa huko ni mji ambao watu wanapenda sana wenzao ni watu ambao wanashughulika na kazi nyingi hapa nakule na ni mji msafi Nimeelezwa mambo mengi sana kuhusu mji wa roma na ninatumai siku moja nitautembelea.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenye kisiwa kilicho jificha mbali sana kutokana na wanadamu kule kwenye ziwa na sikia kuna visiwa vingi sana katika bahari ya pacific natumai kuna siku ni tawai panda ndege au meli nifululize hadi kwenye kisiwa kama hicho na niwe kule peke yangu kwenye likizo.

Mimi napenda kusafiri na ramani, manake ramani ninapojua mimi, ramani ina uhakika zaidi kushinda GPS. Ramani ukuonyesha njia kamili na ramani ukuonyesha majina ya sehemu. GPS huonyesha tu unapofaa kuwa kwa wakati fulani ila kama hujui kuitumia, utapotea wewe.

Makosa kazini lazima yatatokea wakati mmoja na yanapo tokea ni vizuri kuyarekebisha Mimi hushughulikia makosa kazini kwa kuyarekebisha haraka iweze kanavyo Hakuna muda wakuruhusu makosa yaendele kuwepo kwa muda mrefu manake yataleta madhara zaidi na hayo ndio yatafanya kazi iwe mbovu.

Sio kuwahi kufikiria kuanzisha bihashara yangu tu, nimewahi anzisha biashara kadha wa kadha. Biashara nyingine ilinoga na nyingine haikuenda vizuri nilivyotarajia. Kwa sasa, najishugulisha na biashara ya kutengeneza na kuuza sabuni, na hiyo biashara imeniwezesha kufanya mambo mengi sana.

Malengo yale ambayo ninayo kwa kazi yangu ni yale malengo ya kupanuka, kazi ikuwe kubwa, wafanyi kazi wakuwe wengi na tukue na wateja wengi tena, hayo ndiyo malengo ambayo nayapangia nimepanga sana vile yatatimika na nina ramani, yaani nina ile mpango wa miaka kadhaa kutokea sasa.

Hii tabia ya watu kuwa na kimbelembele hiyo ndio tabia na anachukiza sana mimi kama mimi binafsi. Tabia hii ya mtu kujiingiza kwenye mambo ambayo hayamhusu, hayaelewi na hata haifahamu yanaelekea wapi na kujifanya yeye ndiye anajua kila kitu. Mutu kama huyo mimi huwa napenda kukaa mbali sana naye.

Muda wa mwisho mimi hushugulikia kwa kutizama yale yote nimefanya na kuangalia ni wapi inaezaitaji marekebisho Manake hasa huu ni muda wa mwisho ni vizuri kuhakikisha kila kitu kiko shwari na kila kitu kiko vile kinafaa kukua kabla ya kueka hitimizo kwenye kazi yako.

Michakato ya kazi mimi huiboresha kwa kuweka bidii Unajua kazi kuna wakati lazima itakua ngumu ama itakua nyingi zaidi. Kwa hivo, mtu hutegemea bidii ili kuhakikisha michakato inaendelea vile inafaa kuenda. Bila bidii uwezi kuboresha michakato ya kazi na bidii pia hutaka kujitolea kazini.

Ningependa kuona jamii ambazo zinaishi kwa umoja na amani. Hayo ni maendeleo tosha kulingana na mimi. Bila amani jamii haiwezi kuwa na ile furaha ambayo hufanya watu wakaishi kwa upendo. Kwa hivuo nahimiza jamii zote ziishi kwa upendo na amani na zizingatie maadili.

Mimi na amini kwamba mfanyi biashara bora zaidi duniani ni mimi ni vile tu sijawai pata nafasi ya kujionyesha lakini nina mawazo na akili ya kutosha kunifanya kuwa mfanyibiashara bora kote duniani na ninaimani kwamba siku moja maono hayo yatakuja kutimia.

Filamu moja nimeipenda tangu ni kiwa mtoto. Filamu ya kuzaliwa na maisha ya yesu. Inaonyesha tangu yesu kuzaliwa kwake, alipoishi, halivofunza wanadamu, hakakuja, hakateswa, na mwishowe, akasulibishwa msalabani. Ila alitoka pale na akapaa mbinguni. Ni filamu ambayo itaishi kwenye akilizangu milele.

Nilijifunza kupinga guitar ni kiwa na umri wa miaka kumi, ilikuwa katika somo la mziki katika shule yetu ya msingi Tangu hapo nimekuwa ni kipiga guitar kwenye shuguli tofauti tofauti Kwa mfano pale kanisani kwetu utanipata ni kicheza guitar kwenye kwaya na pia kwenye maeneo ya burundani huwa nacheza guitar.

Nimejaribu vyakula vingi vya kigeni lakini wacha niongelelee kile cha kukula kaa kaa kawaida kwetu huku ni mnyama wa kutisha sana anaishi kwenye mchanga karibu na mtu Lakini nilipoenda kule uchina nilipata kwamba wanakula kaa na nilijaribu nikapata anaonja mtamu tu.

Vitisho vya mtandao mimi huwa hazinitishi sana kwa hivyo mimi hujiandaa kwa kujizuia ni sijipate kwenye mabishano na watu kama hao wanapo nirushia maneno mimi ushugulika na mambo yangu na kuachana na wao hata huwa siwajibu hivyo ndio mimi hujilinda kutoka na na vitisha vya.

Ningependa kujifunza kutangeneza vitu vya AI, yani teknolojia hii itumike kufanya vitu mingi kama usafiri maisha yangu ya hapa nyumbani kwenye ofisi. Ninapo jifunza kutumia AI kutangeneza vifa hivi nina imani kwamba nitachangia pakubwa kwenye uboreshaji wa maisha ya wanadamu kwenye karne hii.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba usiwe na tamaa. Kazini kwako na kwenye kila kitu unachofanya, wacha tamaa. Wewe shughulika na kufanya kazi kwa bidii, na yale mambo yote ambayo unatamani kuyafanya, ya takuja. Mafanikio huja baada ya kazi, wala siyo baada ya tamaa.

Mimi hufuatilia timu ya michezo ya kandanda ya taifa letu la Kenya, inaitwa timu ya Harambee Stars. Ninapo ushiriki kwenye michiwano na timu zingine, mimi hushabiki Harambee Stars kwa maana ina wachezaji wazuri na ina mashabiki wazuri pia. Na timu hii, uwa haituangushi kamwe.

Mimi usharehekea mwakampia kwa kumshukuru mungu kwa kunisaidia kuona mwakampya. Alafu sisi huenda kanisani pia na wenzetu na pia ushiriki kwenye mambo mengi na familia na jamii. Baadae huwa na michezo pale kwenye wanja na kila mtu hufurahi sana kuona mwaka mpya.

Ninaweza nikasema kwamba ni na mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Manake ni wazee ambao nimeishi kuatii na kufuata mafunzo yao tangu nikiwa mtoto mdogo. Mila zetu hutufunza sana kuwaheshimu wazee. Na ndiyo maana sisi huwa na mausiano mazuri nao na sisi huwalinda na kuatunza pia.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hufuata ratiba ambayo huwa nimeiweka kabla ya kuanza kazi hiyo. Ni muhimu kuanza kupanga kazi kabla ya kuianza, maanake kazi bila mpangilio haiwezi endana kulingana na wakati. Kwa hivyo mimi, hufuata mpangilio unaofaa na ndio maana nafuata wakati.

Kweli mimi sipendi kuiendesha baiskeli. Mimi huona watu wengi tu wakiendesha lakini mimi sipendi. Hata tulipokuwa watoto. Mama alinunua baiskeli mbili. Akampa ndugu yangu moja, mimi nyingine. Ila mimi yangu huwa sikuwa napenda kuiendesha. Nilikuwa nawapa watoto wengine kwenye mtaa wanaendesha.

Hapana, mimi sipendi kusikiliza radio. Manake, radio kwangu ukaa ni kama ni kumaliza wakati. Huo muda ambao namaliza ni kisikiza radio ningefanya jambo lingine la muhimu lanizaidia kupata hela au kuimarisha jami yangu. Kwa hivyo, mimi na radio hatupendani.

Napenda shirika langu kwa sababu linatupa nafasi ya kufanya kazi kadri ya uwezo wetu. Hatulazimishi wala kushurutishwa kufanya mambo ambayo hatupendi. Na wasimamizi wetu pia si watu wabaya. Kwa hivo ni shirika ambalo ningelifanyia kazi wakati wowote. Hata nikipewa nafasi ya kuanza tena ningelichagua shirika hili.

Ile hari ya kutamatisha kazi zangu na kutunukiwa ndiyo kitu kinachonipa motisha zaidi kazini Kila mara unapopewa kajukumu kazini na kumaliza huwa tunatunukiwa na kusifiwa tele tele. Nami huwa napenda kujipata kwenye watu ambao wanasifiwa baada kumaliza.

Hapa kazini mimi napenda kuwa kiongozi. Kiongozi wa kundi langu ambalo nimepewa jukumu la kusimamia katika utafiti na mambo mengine Napenda uongozi kwa sababu napata nafasi ya kuamua nilipi linafanyika na nilipi halifanyiki Lakini pia nafanya hivo kwa kuwasikiza wanakikundi wenzangu.

Napenda sana kukula nyumbani, nitatumia fursa yoyote ile ninayoipata ili kukula nyumbani nakimbia nyumbani napata mke wangu au watoto wangu wameandaa chakula na tunakula pamoja hicho huwa ni chakula cha furaha Lakini wakati mwingine huwa nakula nje hasa wakati sina wakati wa kupika.

Hapana, mimi sihishi mahali nilipozaliwa. Nilipozaliwa kule niliishi uko kwa miaka kumi na nane. Baada ya hapo niliwaage wazazi wangu na nikaenda kuhishi peke yangu mahali ambapo nilijenga boma na kuanza familia mpya na mke wangu. Kwa hivo, mimi nilishahama kule.

Napenda kahawa kuliko chai, wanake kahawa huwa inanisisimua kidogo. Naonanga chai ikiwa ni kama haina ladha ile tamu kama kahawa. Ukiwa na wakati mgumu mawazo ya nakusumbua, kahawa inaeza kukusaidia kuponguza hayo mawazo. Lakini chai naona ni kama haiwezi.

Mimi singependa kurudi ujana. Nilikuwa na matukio mengi mazuri na mengine mabaya wakati wa ujana wangu. Na ulikuwa wakati wa kufurahia sana. Hila, natumia wakati huo kama wakati ambao ningejifunza mambo mengi kuhusu maisha. Sasa nafurahia jinsi nilivyo na ninapenda vile miaka inaendelea kusonga.

Mimi hupenda kucheza na pia upenda kutazama michezo, vyote viwili vinanipa furaha. Ninapoenda kucheza, mimi hutia bidi ni kuena mchango mkuba kwenye timu yangu, iwe soka au voliboli. Ninapoenda kutazama michezo, pia mimi hushangilia ili timu yangu ikuena motisha ya kucheza vizuri.

Kwenye mtandao mimi utazama video katika mtandao wa youtube kama sisi wote tunavaji wa youtube ina video nyingi sana ni mtandao ambao na ruhusu watu kutoka popote pale duniani kuweka video zao na kuwaruhusu wengine kutazama ni video za kila aina na zinaumuhimu mkubwa sana.

Napenda simu ya digitali ama ile wanaita kwa kizungu smartphone Manake simu hii ina vitu vingi sana vya kukuwezesha kufanya mambo mengi Kwa mfano ni simu ambayo inaeza enda mitandaoni na kukuwezesha kuwasiliana na watu kutoka popote duniani ni simu tu imefanya maisha ikawa raisi.

Nikiwa na familia yangu, sisi upenda kutulia tu mahali popote pale tulipo na kufurahia maisha. Sisi hupenda kukula chakula pamoja, kunywa vinywaji pamoja, kupiga hadithi na pia kutazama filamu kadha wa kadha pamoja. Ndio umuhimu wa familia, ule umoja na ule upendo ambao inaleta.

Mimi na marafiki zangu hupenda sana kuenda pamoja kutazama filamu, kukunywa vinywaji vyetu ya watu wazima na kufanya mambo yetu kwa pamoja. Kila mmoja ana kazi zake na tunapokutana tunaweka kazi kando na kufurahia maisha. Pia tunaelimishana mambo mengine muhimu ya kutufanya tuishi vizuri na jamii zetu.

Mchezaji bora wa mpira ya kikapu naeza sema ni yule anaitwa Lebron James. Anacheza kwenye ligi ya kule marekani. Lebron James ana uzoefu sana wa kufunga magoli matamu matamu. Ninapo muona akicheza huwa nahisi vizuri manake ananikumbusha vitu vingi sana vinawezekana.

Ndio, nimewai kufanya yoga. Nijifunza yoga mwenyewe tu kutokana na kutazama filamu mitandaoni na kufuata masharti ya wale ambao walikuwa wananifundisha. Ninaekuwa nikifanya yoga na nimegundua kwamba ni zoezi ambalo tunayeza kumufanya mtu wakajihisi vizuri sana.

Mimi napenda AC. Manake AC inafanya mambo kwa haraka sana. Nyumba inapokuwa na joto jingi. Ukifungulia AC basi ni dakika moja mbili nyumba imekuwa na ile joto ambayo ni ya wastani na inafuraisha. Lakini ukitegemea upepo basi itabidi ufungue madirisha milango na ungoje sana.

Mimi napenda kula nyama kwa wali wali ambao umepikwa kutokana na mchele ule mweupe kabisa ni chakula ambacho kinanifurahisha mara zingine zikichanganywa inakuwa ni pilau Basi mimi nitafurahi Mni chakula ambacho sisi hukula kwenye sheree ama wakati wa sikukuu na watu wengi wanakipenda.

Ninapoanza kazi ni lazima nisome kila kitu kuhusiana na ratiba ya siku hiyo ama kazi hiyo inafaa ifanyike vipi na iishe vipi Nikishaelewa kila kitu ndipo nitaanza kufanya hiyo kazi Manake huwa nasema lazima unoe shoka kabla ya kuanza kukata mti.

Utaratibu wangu wa kahawa kwanza ni kuchagua kahawa ambayo ina ladha tamu zaidi. Wanaiita kahawa nambari moja huku kwetu. Ukisha chagua kahawa lazima pia ujue kuitengeneza. Mimi huitengeneza kwa kuchemsha vizuri, kutumia mashine yake ile na kuichanganya na maziwa ili kuwa tamu zaidi.

Vitu vingi tu hunifanya nicheke lakini ninapo tazama filamu za kuchekesha mitandaoni mimi huwa najipata nacheke hata wakati niko peke yangu kuna waigizaji wengi tu ambao wamepewa kipaji cha uigizaji na wanajua kufanya mambo yao vizuri sana hao kila siku huwa wananichekesha.

Mimi nilipenda somo la kiswahili. Mwalimu wetu wa kiswahili alikuwa mwalimu mzuri, ambaye alipenda wanafunzi wake. Alikuwa anatufundisha kutoka kwa kitabu ambacho kiliitwa kiswahili kitukuzwe. Alitufunza misamiati mingi na akatufunza methali, na akatufunza Tanakarishi za lugha. Ndiye mwalimu alinifanya nikapenda kiswahili.

Mimi napenda juisi ya matunda ya maembe, maembe ni matunda ambayo tunayakuza huku kwetu na yanapatikana kwa wingi huwa tunayakula hivo hivo lakini yakigeuzwa na kuwa juisi he inakuwa tamu sana kila mtu ufuraia na hata huwa tunaenda kuuza hiyo juisi kule kwenye maduka.

Mimi napenda mikutano ya hadhara. Mikutano ambayo kila mtu anaruusiwa kuhudhuria na kila mtu anaweza kuongea na kujitolea maoni yake. Hiyo ni mikutano ambayo huwa na manufaa mengi sana kwa kila mtu. Lakini sio mikutano ya faragha ambayo watu wachache ndio wanaruhusiwa kuhudhuria.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni mwezi wa nane katika inchi yangu mwezi wa nane ni mwezi ule ambao watu huwa washia avuna mazawa yao kutoka mashambani na chakula kiko tele tele huu ndio mwezi pia ambao mvua huwa kidogo kwa hivo shuguli za inje ya nyumba zinakua nyingi na za kupamba sana.

Ndio, mimi napenda mvua. Tena mvua ni ya muhimu sana kwa maisha ya wanadamu na mimea na hata wanyama wote wa porini. Bila mvua hatutapata maji na mashamba yetu hayatakuwa na chakula cha kutosha. Kwa hivyo, sisi humwomba mwenyezi mungu mara mingi atupe mvua ya kutosha ili tuweze kufurahia.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona ni kule baharini wakati mawimbi yanatokezea. Unapata maji ya napotea kidogo, alafu kisha yanarudi na mawimbi. Yakija kwa mfano mzuri sana wakupendeza. Huwa nikikua pale napiga picha mingi hata nachukua video ili niende kuwaonyesha wenzangu pia.

Nyumba yangu inavyumba vizuri sana lakini naweza sema kile chumba ambacho nakipenda sana ni jikoni. Pahali ambapo sisi hufanya mapishi na kutengeneza vyakula vitamu vitamu. Napenda chumba hiki kwa sababu kila wakati utaona mtu akienda pale kutafuta chakula anaposikia njaa.

Mimi ufanya mazoezi jioni lakini pia subuhi mimi ujaribu kidogo tu hili kunyolosha mwili baada ya kuamka niwe sawa sawa kuenda kazini lakini wakati wa jioni ndiyo mimi huinua uzito na kimbia kimbia hapa na kule na pia najaribu kucheza michezo kadha kama kandanda na pia voleiboli.

Mziki wa rumba, rumba mimi husikiza mziki wa rumba maranyingi sana na sidhani kama kuna mtu yeyote ambaye hajui mziki wa rumba mziki ambao ulitokea kule nchini Congo, Afrika na ukasambaa kwa haraka sana kwa namna ulivyo mzuri na ulivyo na utaratibu.

Weekendi nyingi mimi hutulia tu hapa nyumbani kwangu, huwa sitoki kwa urahisi, manake mimi ni mtu ambaye napenda kukaa nyumbani. Nikishamaliza shughuli zangu za wiki, kule ofisini na kukimbizana na kazi hapa na kule. Weekendi inakuwa basi ni ya kutulia nyumbani, kuwa na familia yangu na kufanya mambo yangu ya binafsi.

Kwa siku ya leo nina wazo kuwa watu watakuwa watulivu maana shule zinafunguliwa na wazazi wana mahangaiko sana ju ya karo. Magari yamepandisha nauli ya usafiri na kila kitu kinaitaji pesa Lakini Mungu awape tu hekima na utulivu wa kuweza kuyastahimili haya yote.

Mimi husoma gazeti ila sio kila siku miaka kadha iliopita nilikuwa nikiamuka asubuhi na kusoma gazeti lote kabla ya kuelekea kazini Lakini siku hizi mimi husoma taarifa na matukio kutoka kwenye mitandao kwa hivyo gazeti linakua sio lazima lakini nikipata nafasi huwa nasoma.

Ili kulinda mazingira mimi huwa najishugulisha na usafi, usafi wa barabara, usafi wa majumba, usafi wa masoko, sisi ujitolea kama familia kuenda kusaidia kusafisha, manake tunaposafisha hewa inakuwa safi na mazingira pia inakuwa ya kupendeza kila mtu anaishi maisha yanayofaa.

Neno siri langu naliweka salama kwa kuwakikisha kwamba siliandiki mahali popote ambapo mtu aneza kulisoma na kulitumia. Ni mimi tupekee yangu ni naye lijua na Pia mimi uchagua neno siri ngumu sana ambalo mtu hawezi kujaribu tu na akalipata. Hivo ndivo mimi uliweka salama.

Ninapo furahia kuwa pale nyumbani, kitu cha kwanza mimi hufungulia muziki wangu kwenye redio, nasikiza muziki kwa taratibu, nikikula chakula changu au nikifurahia kinywaji changu Alafu pia mimi huwa na furahia kuongea na familia yangu, tuzungumuze mambo yetu na tushiriki pamoja.

Nimewai kwenda kwa tamasha la mziki Mara kadhaa. Mara hizi zilikuwa zile ambazo nilienda kutumbuiza na pia kutumbuizwa. Nikiwa katika shule ya upili nilikuwa na tumbuiza watu kwenye tamasha za mashule. Nanilipomaliza mimi huenda pale nalipia kiti changu na natazama tamasha linanvyofurahisha watu.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumuzika kwa kuenda pale nyumbani, kunywa kinywaji changu ninacho kipenda na kusikiza mziki. Ni kitazama mambo yangu yalivo enda. Mimi husikiza mziki kutoka kwa nyerida yangu pale pole pole bila kuwasumbua watu wengine na ifikapo wakati wakulala bas na jipumuzisha vilivyo.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mmiliki mkubwa kampuni ambayo ina ajiri maelfu ya watu Kambuni ambayo inatengeneza bidhaa zinazotumiwa kote njini na ata duniani Ndio maana, ningependa kusomea teknolojia itakayo niwezesha kufanikisha malengo yangu ninayo yaongelea haya.

Tukiongelea kumbu kumbu zangu kutoka utotoni zineza kuwa nyingi sana lakini wacha niongelelea moja ambayo tulikuwa tumeenda kuchunga ngombe za babu yangu tulipo zipeleka mtoni konywa maji ngombe zili yumbayumba na zikapotea kurudi nyumbani ilikuwa shida tulitaabika sana.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa na sheree, mbwe mbwe fijo na nderemo zote unaeza kuzitaja. Huwa ni siku ya furaha. Huwa naomba ruhusa kutoka kazini ili nishughulikie siku hii. Huwa nawaalika marafiki na jamaa zangu na wote huwa wanakuja na kuniletea zawadi kemkem. Ni siku ya kukumbu kwa kabisa.

Mimi napenda maua, tena maua yale yanayopendeza, manake maua ufanya manthari kuwa mazuri na ya kupendeza zaidi. Ukija kwangu nyumbani utapata nimepanda maua pale sebuleni, maua yenye rangi, tofauti, tofauti. Kuna maua ya manjano, maua meupe, maua mekundu, maua ya samawati na mengine mengi tu.

Programu zile huwa natumia sana ni ile ya Microsoft Excel na ile ya Windows Explorer. Maanake, mimi hutumia Microsoft kuandika na kuchapisha mambo yangu ya uandishi wa vitabu na vitu vingine. Na Windows Explorer, mimi huitumia kuenda kwa mutandao na kutafuta maarifa mengi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe zile za siku kuu ya kitaifa hapa nchini kwetu huwa ni siku za kupendezwa sana. Huwa tunapewa likizo kutoka kazini ili tuende kusherehekea sherehe hizi pamoja na marafiki na jamaa zetu. Sherehe hizi hujumuisha utamaduni na pia mambo ya kisasa na zinapendeza zaidi.

Mimi hpenda kuandika kwa kompyuta, manake ni rahisi sana kuyaelekeza maandishi yale na kuyasaihisha, vilivyo kompyuta inafumo ambao unawezesha kuangalia makosa kwa maandishi na kurekebisha kwa haraka. Kisha pia unaeza yapiga chapa na kuya peana kwa mtu ambaya ataye soma kwa uraisi kuliko ukiandika kwa mkono.

Apana, mimi sipendi kuvaa vipuli. Mwanzo wacha niseme siwezi kuvaa vipuli. Mimi ni mwanaume na kwetu wanaume hawavai vipuli. Wanaume hawaruhusiwi hata kujipodua manake ni mambo ambayo siyo ya mila au utamaduni wetu. Kwa hivo, vipuli mimi hapana kabisa.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miigu ni timu yetu ya AFC Leopards inayoshiriki ligi kuu ya nchini Kenya. Ni timu ambayo ina historia kubwa sana. Imeshinda vikombe vingi na ina mashabiki wengi sana humu nchini na hata nje ya nchi. Pia imewai kushiriki mashindano ya Afrika na kuibuka washindi.

Changamoto kubwa, yaani changamoto kubwa ile mimi hukutana nayo kazini ni ile ya kufanya kazi na watu ambao ni vigumu kuwafurahisha au kuwaelewa. Unawekwa kwenye timu na mtu ambaye hana ule msisimuo wa kuchangia na hataki kusikiza maoni ya watu wengine. Inakuwa vigumu sana kufanya kazi na watu kama hawa.

Nikitazama inje kwenye dirisha langu naona shamba kubwa la miwa, shamba hili ni la jirani yangu Kuna wafanyi kazi wanafanya kazi ya kupalilia na kupunguza nyasi kwenye lile shamba shamba hili linaena paka kule chini karibu na mtu ambako naona miti mirefu hile miti ya kupasuwa mbao.

Ni vizuri kueka mpaka katikati ya maisha ya binafsi na kazi. Ndipo maisha yako yawe na usawa unaoistahili kuhishi maisha ya kiafya. Mimi huweka mpaka huo kwa kueka masaa ya kazi tofauti na masaa ya maisha yangu ya kibinafsi. Na huo wa sifanyi kazi wakati sifanyi kufanya.

Kwa pakubwa mimi hupata habari kutoka kwa mtandao, mtandao wa jamii na mitandao mingine ile inayoaminika kama ile ya CNN na BBC Africa. Mimi hupata hizi habari kwa haraka sana kwa sababu kila wakati huwa nipo kwenye mtandao na nimeseti ile napata ile kujulishwa wakati habari zinapochipuka.

Kumbukumbu ya kutisha ni ilikuwa kumbukumbu ya ajali ya garimoshi ambayo ilitokea karibu sana na nyumba yetu. Tulikuwa tunaishi kwenye stesheni ya ya matreni na hapo kuna garimoshi ambalo lilikuwa limebeba gesi likalipuka na kuchomeka na kuchoma manyumba. Watu wengi sana nilikuwa nawajua walifariki.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya kupokea vitu vingi kutoka kwa marafiki zawadi hizi mimi huzipokea na uzifurahia pia ni siku ya kujumuika na watu wengi wanaonipenda na wale ninaowapenda Hii sisi siku ya kawaida na siwezi kuchukulia kama siku hile ingine kamwe ni lazima nifanya vitu ambavyo hua sifanyi kila siku.

Timu bora sana naeza sema ni timu ya New York City. Hii timu nimeona ikicheza. Nilikuwa kule New York na nikaona wakicheza mpira wa kirugby wa kimarekani. Wanapendeza sana. Ingawaje hawashiriki ligi kubwa kubwa. Lakini timu hii ya New York, haa wana ustadi sana. Nina uhakika wataenda mbali sana.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kuzingatia umuhimu wa kila kazi. Manake kuna kazi zingine zina umuhimu na zingine hazina umuhimu sana. Kwa hivyo naanza na zile zenyo umuhimu sana sana zile ambazo zinafaa kukamilishwa kwa wakati mfupi. Halafu baadaye na songa kwa zile zingine na kazi yangu inakuwa na mpangilio mzuri.

Ili kuweka afya nzuri mimi huzingatia sana mlo mzuri na amini chakula ndio kitu cha muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Kwa hivyo lazima nikule chakula chenye madini ya kutosha kuniwezesha kuwa na afya nzuri mwilini. Naangalia madini ya proteini, madini ya vitamini na madini yale mengine yote yanayo stahili.

Simu yangu kwa pakubwa mimi huitumia kupiga simu tu, yani pale ni chukuwe ni mtafute mtu kwa namba yake ni mpigie, tuelezana yale tunafaa kuelezana na pia kupigiwa simu, hiyo ndo pakubwa pale natumia simu yangu, lakini pia naitumia kwa kuandika ujumbe mfupi na kuingia kwenye mitandao ya kijamii.

Mimi ni mtu mbunifu, tena mbunifu pakubwa sana. Nisingekuwa mbunifu, singekuwa naandika hadithi za kufuraisha ambayo watu husoma kila wakati. Ungeziona hadithi zangu na vile zinasisimua watoto na wakubwa kwa pamoja, ungeelewa kwamba mimi ni mbunifu, tena mbunifu sana katika hii fani.

Kila asubuhi ninapo amka, mimi huangalia ratiba yangu ya siku vile vitu yote ambavyo nafaa kufanya kama ni siku ya kuenda kazini basi najipanga vizuri niingie kazini na nipeane kila kitu ninachofaa kupeana kufanikisha kazi kwa hiyo siku na kama ni siku ya kukaa nyumbani pia napanga vile nitakaa na wale watu ambao nitakaa nao.

Nilipokuwa mtoto mdogu, nilikuwa na charazwa viboko na wazazi wangu kwa kucheza mchezo wa ubao. Walimu pia vile vile walikuwa na nicharaza ni kucheza mchezo wa ubao. Wale niambia kwamba si mchezo mzuri. Hivo basi nikaacha kucheza na sijawahi kuucheza kamwe. Hata liwezi, hata kufanyike nini huwa sichezi mchezo wa ubao.

Ningependa kucheza mchezo wa kushiriki katika kupiganisha ngombe. Nimehona ni utamanduni mkubwa sana hapa Afrika. Mtu anafunga ngombe yake, ndume, analeta, naya jirani, zinapigana, mshindi, anapata zawadi. Na mimi kama mtu anayependa kufuga ngombe, ninauhakika naweza kushiriki michezo hii sana.

Mimi usaidia jamii yangu kupeleka watoto wangu shuleni. Watoto wangu wasome manake na amini elimu ndio zawadi muhimu kwa watoto wangu. Na pia ata kwa jamii kwa ujumula. Pia mimi usaidia jamii kwa kuwasaidia wale wasiajiweza watoto wawo waende shule. Iwe ni kuanulia vitabu au kuwapa chochote kile wanaitaji waende shuleni.

Naam napenda asali sana. Ingawaje huku kwetu asali inapatikana kwa nadra. Nyuki hawapo manake hatujui hawapende mandari yetu. Kwa hivyo sisi huwagiza asali kutoka mbali na ikifika huku huwa ina bei ghali sana. Hata hivyo tunapoyipata tunafurahia kuikula manake nitamu kabisa.

Nimewai kuona bahari, ile bahari ya indi ambayo inapatikana mashariki mwa Afrika. Bahari hili linapendeza sana. Lina maji ya blue, maji ambayo ni masafi na huja na mawimbi makali kwa wakati mwingine na huwa tulivu. Bahari hii huwa inapendeza kwa uvuvi, usafiri na vitu vingi sana kule pwani.

Kumbukumbu yangu kubwa ya utotoni ni ile ya kucheza na watoto wenzangu kule nje tulikuwa tunatengeneza mipira kutoka kwa makaratasi na tunashiriki mpira wa miguu na watoto rika yangu Tulikuwa tunacheza nje saa zingine hadi usiku na wakati kuna mwezi tunacheza pia nje ilikuwa furaha sana kucheza na watoto hawa ingawaje siku hizi ni watu wazima.

Mfereji wa TV naufuata ni ule wa CNN naufuata kwa sababu ya matangazo huwa na taarifa nyingi kem kem kutoka kokote ulimwenguni kwa mfano vita kati ya Russia na Ukraine, vita kati ya mataifa mengine mengi kama Israeli na Palestina. Mimi hufuatilia kupitia mfereji huu wa TV.

Nampenda sana muandishi chinua achebe, muandishi wa kiafrika ambaye ameandika vitabu vingi sana. Ameandika vitabu ambavyo vimetumika kwa shule na maeneo mengi kuwahelimisha wanafunzi. Ni muandishi ambaye amewasaidia waandishi wengine pia kukua. Hata mimi nimekua muandishi wa kufuata nyayo zake.

Napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Maji ya moto yanapendeza na yanakufanya ujihisi vizuri kwenye misuli na kila kiungo chamwili wakati unaoga. Unajihisi mzumumu mkakamavu na unaweza oga kwa muda mrefu ilimuradi unafurahiya maji yale ambayo unatumia kuoga.

Mafanikio ya timu ni sharti yasherehekewe pamoja na timu yenyewe. Mimi husherekea mafanikio haya kwa kuhakikisha kwamba kila mmoja kwenye timu anahusika kwa mafanikio na anasherehekea vile tu alichangia pia timu huyo kufanikiwa. Hapo ndipo kunakuwa na matokeo mema zaidi kwa juhudi za badaye.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili kila siku ni kitu ambacho kiko kwenye ratiba yangu ya kila siku Haidha nifanye asubuhi au nifanye jioni lakini siku haiwezi kupita kama sijafanya mazoezi Huwa si mazoezi magumu sana mara nyingine ni kukimbia tu au kutembea na inatosha.

Popcorn ni chakula kitamu sana na mimi huu penda kukikula kila wakati na si ajabu kwamba watoto wangu pia wanapenda popcorn. Ndiyo maana nimenunua machine ndogo ya kutengeneza popcorn pale nyumbani. Popcorn ni chakula kitamu sana na mimi huu penda kukikula kila wakati na sii ajabu kwamba watoto wangu pia wanapenda popcorn.

Napenda keki aina ya vanila, ile keki nyeusi yenye ladua ya aina ya vanila. Keki hii huwa inanifurahisha manake huwa na ladha halisi na harufu yake inavutia muno. Niliambiwa kuwa keki hii pia huwa ina uwezo wa kudumu muda mrefu ndio mana, watu wengi walio na mawazo kama yangu huipenda.

Nikipata nafasi huwa napenda kutembea kule ufuoni kwenye bahari, maji yakinipiga piga kiasi kwenye miguu na hisi vizuri sana, na pia huwa nikitembea kule nakutana na watu wengi tofauti tofauti, mara nyingine pia nakutana na marafiki na saa zingine huwa natoka kule na marafiki wapya ambao nawathamini.

Nguvu zangu kazini sana sana ni nguvu za mawasiliano. Mimi naweza kuwasiliana vizuri sana. Huwa nategemewa kusambaza maneno mengi sana ambayo yanasaidia vitengo katha wakatha kushirikiana kazini. Na pia ujue bila ushirikiano inakuwa vigumu sana kupata ufanisi.

Maranyingi sana nimefanya kazi ya kujitolea. Kazi hii hunipa maridhiyo moyoni mwangu manake naelewa kwamba kuna watu wengi sana ambao watafunufaika kutokana na kazi hii. Kwa mfano nimejitolea kusafisha soko na nikajitolea kupanda miti kule kwenye mtaa wangu na inasaidia watu wengi sana.

Mimi napenda mziki wa jadi na mimi huusikiza kwa muda mrefu sana wakati wowote ninaposkiza mziki. Mziki wa jadi ni mziki wa taratibu ambao pia una mafunzo. Ukiusikia, utaelewa ni kwa nini watu walikuwa wanafanya mambo, jinzi ambavyo walifanya, na ni kwa nini tulibadilisha na kufanya vile tunafanya sasa hivi.

Nimewai kufanya vitendo vingi vya wema tu nakumbuka kimoja ambacho nilipata mtoto alikuwa amelemewa njiani. Mtoto huyu alikua anatoka nyumbani akienda shuleni na akafika katikati pali kwenye barabara akalemewa na ugonjwa. Nilimbeba na kumpeleka hospitalini na kisha kuwafahamisha wazazi wake pamoja na shule ambayo alikuwa akielekea.

Ili kujitunza mimi hutazama afya yangu kwa karibu sana nafuatilia matokeo katika afya yangu ili kujua kama niko salama. Ndiyo maana mimi hutembelea daktari mara kadha wa kadha kwa ukaguzi, wa moyo, wa damu, wa kila kitu hata ngozi. Ili nijue niko salama kutokana na magonjwa fulani.

Nazipenda sana hadithi za ajabu maana hizi hadithi hunisisimua. Hadithi kama hizi ndizo huleta raha maishani. Zineza kuwa za ajabu lakini mwishowe hadithi hizi huwa na mafunzo. Isitoshe, mimi mwenyewe ni muandishi na nimeandika hadithi kadha wa kadha za ajabu. Zinazotokana na matukio mbayo nimeshuhudia na yale nimesikia.

Mimi huvaa kofia mara nyingi sana ninapotoka nje ya nyumba. Kofia ni mojawapo ya mavazi yale ambayo hunisitiri sana. Naipenda sana wakati wajua manake kofia unifunika uso, nisichomwe na jua. Na wakati kuna manyunyu ya mvua, pia kofia unifunika uso. Ndio maana siwezi tembea bila kofia.

Muji wangu wa kuzaliwa unaitwa mwichina maeneo ya kuisero kule Kakamega ni muji ambao unajulikana kuwa na wanaume wenye nguvu nyingi sana, wanaopenda kulima na kufanya kazi ya ufugaji. Jioni ifikapo wanaume hao huburudika kwenye maeneo tofauti wa kipiga story zao kisha wanarajea manyumbani kwao.

Wafanyi kazi wapya hukaribishwa kwa kufunzwa na kupewa maelezo katika maeneo ya kazi ambayo wanafanya. Hii inafanywa na wale wafanyi kazi wanye uzoefu. Baada ya hapo wanaelezo ni nini kinaitajika kufanywa kutoka kwao na mchango wao unafaa uwe upi pale kwenye shuguli za kazi.

Kazi za dharura zinafaa kupewa kipaumbele kutoka kwa kazi zingine zile za kawaida Ndiyo maana dharura lazima iwekwe mbele ya vitu vingine Uwezi kueka dharura pembeni manake utahatarisha mambo mengi sana Kwa mfano, dharura inapofika hospitalini, wale wagonjwa wanashugulikiwa kabla ya wale ambao walikuwemo awali.

Mimi husoma gazeti maramingi kwa sababu nataka kujuzwa kulingana na matukio ambayo yametokea, habari za hivi punde na kila kitu. Lakini inakua rahisi sana ninaposoma habari mitandaoni manake zinakuja kwa haraka. Na siitaji kwenda kununua gazeti. Manake habari zote ziko palepale kwenye mitandao.

Napenda sana kucheza na watoto, hasa watoto wangu wawili ambao niao pale nyumbani. Huwa wananipa sababu ya kutoka kazini mapema niende kujishugulisha na shuguli zao za nyumbani. Napenda pia kufanya nao kazi yao za shule na pia kuongea nao kuhusu mambo muhimu ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya badae.

Wakati kuna mtandao, si vigumu kufanya kazi na timu ya mbali, maanake teknolojia imetuunganisha sote kwenye dunia hii. Uwe upo Marekani, au Australia, au Afrika, au bara Europa, wewe unaweza fanya kazi na mtu yeyote. Cha muhimu ni kupata vifaa vya kuwawanganisha na mfanye kazi.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kwenda pale ufuoni, pale baharini. Au, kama siwezi fika baharini, basi nikae kwenye kidimbwi, cha maji, ambacho nimekitengeneza hapa nyumbani kwangu. Huwa naogelea, na ucheza na maji, nakunywa juisi zangu, na vinywaji vingine. Na najihisi, niko salama kabisa, ata ingawaje, jua ni kali.

Napendelea mazingira ya kazi ambapo kila mtu anasikizwa ambapo kuna usawa kwa kila mtu mazingira ambayo yanamrusu mtu kujieleza kama yeye binafsi Sio kulazimishwa kufanya kazi kama mtu ambayo siwewe Hapo kila mtu huwa na mchango wakiasilia na kazi kawaida huwa inatokea kuwa nzuri mno.

Kwaanzia saa nne za usiku hadi saa kumi na moja asubuhi, hayo ni masaa kama saba ambayo mimi ulala. Huwa nikisha ingia kulala saa nne naseti alamu yangu iniamushe saa kumi na moja asubuhi. Na huwa ni usingizi tosha kwangu kama mtu wa kawaida hasiye na magonjwa yoyote.

Matatizo kazi ni lazima ya kupate kama umejipanga kuyashambulia. Katatizo hutokoe ya popote. Kwa hivyo uwezi jua litakua tatizo lipi ama lipi. Na kitu cha muhimu ni kufanya mambo kwa upole. Usirukie rukie mambo. Jaribu kuelewa chanzo cha tatizo na jaribu kuelewa vipi unaweza kulisuluisha kwa urahisi.

Mimi huwa mtandani muda wote. Karibia muda wote mimi huwa na angalia mambo kwenye mtandao. Maanake hata kazi zangu mimi huzifanya kwa mtandao. Kwa hivyo, siwezi sema na kuanga mtandaoni kwa muda gani. Labda, wakati ule ambapo na lala, hapo ndipo nitasema nimejifungia kidogo kutoka kwenye mitandao. Nikiamka tu hivi, basi nimerudi.

Mimi ninakunywa maji lita nne kila siku. Niliambiwa ni vizuri kunywa maji mengi kwa sababu maji yanasaidia mwili kufanya kazi zake za kila wakati. Inasaidia damu kutembea vizuri na inasaidia misuli kukua na maji ya kutosha. Kwa hivyo, mimi huakikisha nimefikisha lita nne kila siku.

Vifaa vyangu vyote mimi huvicharge kila siku, manake mimi hutaka viwe na charge ya kutosha, ya kunifikisha siku nyingine. Hata viwe kama vijaisha moto, mimi huwa naongezea. Ndiyo? Vikuwe thabiti. Siwezi taka kutembea na kifaa ambacho kina charge ya chini. Ni hili kwa sababu nahatarisha sana kazi zangu.

Wakati wa furaha mimi hupenda kujitokeza na marafiki zangu na jamaa zangu, tutembee kokote kule tunaeza fika, tujifuraishe, tujionee dunia. Na pia mimi hupenda kusafiri kuangalia vitu vingine ambavyo sijawai kuona na nijifunze kutoka kwa watu mambo mengi ya dunia. Maanake dunia ina mambo mengi sana.

Kwa mtu anayeanza kazi sasa hivi, ushauri wangu ni kwamba awe na utulivu na awe na roho ya kusoma na kujifunza vitu vipya. Kazi ni mahali ambapo unajifunza kila siku. Utakutana na watu wageni, mambo mageni na njia mpya za kufanya kazi yako. Kwa hivo, kuwa tayari kujifunza kutokana na vitu hivi vyote.

Na napenda kukimbia. Kukimbia ni njiya moja yangu ya kufanya niwe na afya nzuri. Huwa sina wakati mwingi wa kufanya mazoezi Kwa hivyo ni napopata nafasi ya kukimbia hapa na kule mbinu huitumia kama nafasi yangu ya kufanya mazoezi. Na kwa maranyingi huwa imeniletea mafanikio mengi tu kwenye afya ya mwili wangu.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni kuamka na kujipanga kuenda kazini. Mimi ufanya shuguli katha wa katha kabla kutoka kwa nyumba ikiwemo maombi, mazoezi kidogo hapa nakule, kunyolosha misuli, na pia kufanya kukula chakula changu cha asubuhi. Hapo ndipo nawaaga familia yangu na kuelekea kazini.

Napenda kuenda pwani wakati wowote ule, nikipata nafasi ya kuenda pwani siwezi wacha. Manake pwani ni mahali pazuri sana kila mtu anapenda kuenda pale. Pale ufuoni, unapata watu wakiongelea, wavuvi wakivua samaki zao, watu wengine wakifanya shuguli zao za michezo na kadhalika, kunapendeza sana kule.

Asubuhi hii nilimpigia simu bosi wangu ni kamfahamisha kwamba sitaweza kufika kazini maanake nina shughuli za kifamilia ambazo nafaa nitimize nafaa ni mpeleke mtoto shuleni anajiunga na shule mpya na mimi kama mzazi lazima niwepo. Bosi alinielewa na hapo akanipa ruhusa ya kuchukua leo nifanye shughuli zangu alafu niingie kazi kesho.

Mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya, na ninapenda teknolojia mpya inapo tokea manake huwa inabadilisha mambo sana kwenye kazi, kwenye maisha yetu ya kibinafsi, kwenye shughuli zote zile. Na ndiyo maana ni lazima watu wafurahie teknolojia mpya ndipo waweze kuambatana nayo kwenye maisha ijayo.

Ningependa kutembelea nchi ya marekani, si kwa sababu nyingi, si sababu ya vitu vizuri vya kuona, lakini kwa sababu ya historia yake, tu ambayo nimesoma kwenye vitabu vingi shuleni, nimesoma kuhusu mapigano yao ya uhuru, nimesoma kuhusu Idini katika nchi hiyo, watu wake wanavyohusiana, na ningependa kushudia mimi mwenyewe ana kwa ana.

Asubuhi mimi hunywa chai. Chai ndio chakula changu cha muhimu sana asubuhi kabla niondoke kwenda kazi zangu. Manake chai hunifungua akili, hunipa nguvu na, hunipa ule mwelekeo wa kuona vizuri sawasawa, mambo yatakapokua pale kazini. Huwa niko sasa macho, huwa niko chonjo sana, ninapofanya kazi baada ya kunywa chai.

Napenda sana nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ni nyororo, haina ugumu, haina mifupa mingi na ikipikwa huiva kwa haraka. Lakini ata siyo hivyo tu, nyama enyewe inaonja utamu sana. Sidhani kama kuna nyama tamu kushinda ya mbuzi, hasa inapochomwa au kuchemushwa na kuongezewa pili pili.

Baruapepe mimi huzipokea kila saa, zinaingia zikifuatana kwa sababu kazi zangu zinatumia baruapepe kwa hivyo kila saa huwa nashtuliwa kwamba nimepata baruapepe mpya huwa ni kila dakika kila saa, sio kila siku kwa hivyo hata siwezi kuhesabu ni mara ngapi huwa napata baruapepe kwa siku, ni mara nyingi mno.

Mimi napenda kuwa mahali penye watu wengi, watu wambao wanapenda kuongea, kupiga story, kucheza micheza na kufanya shuguli zao kwa pamoja. Nikiwa mahali kama hapo, mimi huwa mkakamavu kwa sababu huwa napata mawaitha na huwa napata story kutoka kwa watu wengi na zinisaidia mimi mwenyewe kushugulika na shidazangu.

Mara nyingi mchana mimi hukula viazi. Viazi ndiyo chakula ambacho mimi hukula. Kwa sana. Pale kwenye kibanda ninapokuwa kazini. Naitisha viazi nakula. Saa zingine na soda. Saa zingine nakula tu hivu na kachumbari. Saa zingine huku chipsi. Wengine wanaita viazi karai. Vyote ni viazi tu.

Kwa ukweli, kitu ambacho kinanifanya nafurahi sana ni nikiona familia yangu ikiishi kwa furaha. Mimi hujitolea sana kuwapa maisha mazuri na ninapo ona wanafurahia. Mimi mwenyewe huwa na furaha tele tele. Kwa hivo maramingi huwa nawauliza, wanachotaka nawafanyia na wanataka kwenda wapi nawapeleka ili wafurahi.

Mara nyingi mimi hucheza na mke wangu, tunacheza michezo yetu pale nyumbani, michezo mingi sana, ingine tumeibuni wenyewe hata haina jina, lakini ni michezo ambayo hutusaidia kuwa nafuraha na kupanga mambo yetu inavyopasa kama wanandoa, na pia mimi hucheza na watoto wangu na mara nyingi tena na marafiki.

Ndiyo, mimi ni mtu ambaye napenda kuwa mbele sana kwenye mambo yanayofanyika kwa sasa. Ndiyo, maana huwa nafuatilia matukio ya kimataifa kwa ukaribu sana. Nafuatilia matukio ya vita, matukio ya uchumi, matukio ya siasa, kuna uchaguzi hapa na pale, ni raisi mgani ameshinda, nani ameshindwa, kura, nani, mambo haya yote mimi hufuatilia.

Ututoni nilikuwa napenda kuenda madarasa ya dini, nilikuwa nafrahia sana manake wazazi wangu walikua wamenambia ni kitaka kufanikiwa maishani lazima niudhuriye masomo ya kidini. Kwa hivyo nilikuwa naenda kanisani sana kujifunza kutoka kwa wahubiri pale na ninauhakika kwamba hayo mafunzo ya menifanya nikakua mtu bora sana maishani.

Kwangu mie heri joto kuliko baridi, maanake baridi huja na maafa mengi. Nimetizama kwa miaka mingi huku kwetu nikaona wakati wa baridi watu wengi sana hua wagonjwa, hasa watoto. Utaona wakikohoa, wakienda hospitali wamejazana kule. Lakini wakati wa joto utaona kila mtu ako shwari na wanahusika kwa shughuli nyingi sana.

Mimi hupumuzika tu kwa kuelekea nyumbani kwangu na kutulia mahali popote kwenye kochi, kwenye sebule pale ama hata kitandani na ninajituliza. Saa zingine kwa usingizi ama pia kwa kutulia tu na kuwa kimya pale nyumbani. Hivo ndio mimi hujituliza mawazo.

Katika olimpiki napenda michezo ya riadha, kwa maana mimi mwenyewe kuna wakati nilitaka kuwa mwanariadha lakini mwili wangu haukuniruhusu. Nchini kwetu kuna wanariadha wengi ambao wanashiriki michezo ya olimpiki, wanakimbia mbio kadha wa kadha na hawa huleta medali ya fedha, dhahabu na shaba kila mwaka olimpiki zinaletwa nchini kwetu.

Ili mazingira ya kazi yawe mazuri, vitu vingi lazima viwe pale. Lazima kuwe na ushirikiano, lazima kuwe na uvumilivu kutoka kwa watu, na lazima kuwe na heshima kwa kila mtu, yaani mtu afanye kazi yake na aheshimu kazi ya mwenzake. Kila mtu awe na dhamira ya kuhakikisha kwamba anamsaidia mwenzake kufanya kazi inavyostahili.

Nimewai kwenda maonyesho ya sanaa mara nyingi sana. Huku kwetu watu wanapenda maonyesho ya sanaa. Utawawona wakijipamba mapambo mengi sana na kuchukua tiketi zao kuelekea kule kuitiza michezo hii. Kwa hivo maonyesho hayo yamekua na uwelekezo mkubwa na hata serikali imekua ikichangia kuyayimarisha.

Ninao ndege wa kufugwa kadha wa kadha hapa nyumbani kwangu. Nina kanga ambao niliwanunuwa kutoka kule mjini. Kanga hawa wanapendeza kweli kweli. Pia nina kuku, na hivi majuzi nililetewa zawadi ya tausi. Kumbe kumfuga tausi kuna raha yake ungemwona vile anapendeza sana hapa nyumbani.

Naitaji kuhimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano, manake, niliambiwa na bosi wangu hivi majuzi kwamba mawasiliano yangu hayajakuwa mema sana kwa siku za majuzi. Na ikizingatiwa kwamba kazini mawasiliano ni kitu cha muhimu katika utenda kazi, sina budi ila kuakikisha kwamba naimarika katika sekta hii.

Ndio, napenda hesabu sana mimi. Manake, naamini kwamba mtu haweeezi kuishi maisha mema kama hapendi hesabu. Hesabu ni kiungo muhimu katika, kila kitu tunachofanya katika hii maisha. Ikiwa kuhesabu pesa, kuhesabu baraka zako, kuhesabu nini chochote kile unhesabu, basi ni hesabu ile unatumia na ni lazima uipende.

Nimetumia video kwa mawasiliano mara nyingi sana. Video zinasaidia kuwasilisha ujumbe ni kanakwamba mpo pamoja. Na hivi juzi nilikuwa katika conference moja pale mjini na nikaona tunakuwa tunashirikishwa na wengine ambao wako hata inchi za ngambo na tunawasiliana wote kupitia video moja kwenye runinga moja kubwa sana.

Jambo la dini ambalo ni la muhimu kwangu ni usaidizi kwa wale wasiojiweza. Katika jamii, dini yangu imenifunza kwamba kuna watu wengi sana wasiojaliwa kama mimi. Na kwa hivo ni juhudi langu kwa mwenyezi mungu kuhakikisha kwamba nimewasaidia watu hawa maisha yao yasiwe magumu sana.

Mnyama wangu wa kufugwa ni huyu farasi wangu ambaye nampenda sana. Farasi huyu nilipewa kama zawadi na mwanasiasa mmoja mkongwe kabla afariki. Alimleta hapa akiwa bado mchanga na nimemlisha na kumlea farasi huyu hadi amekuwa mkubwa. Mara nyingi mimi umpanda kwa mgongo na tunatembea kwenye shamba letu hata huko barabarani.

Natumia mfumo usalama wa vidole, maanake naamini, mfumo huu ni the dhabiti zaidi ya mifumo yote ile tunaeza fikiria. Mfumo ambao unadhibitisha kwamba kila mtu ana kiwango chake cha usalama, kinacholinganishwa na kidole chake, na hakuna kidole cha mtu ambacho kinafanana. Ni mambo ya mungu na yanasaidia sana kwa usalama wetu.

Napenda harufu ya kiasilia ya chakula cha asilia kama vile mtu anapopika mboga za kiasili za kia Afrika. Harufu hiyo hutokea ya kupendeza sana na hufanya mtu anakula chakula kile kwa bidii na kushiba ipasavyo hizo ndiyo harufu mimi nafuraia.

Napenda harufu ya vitu vya kitamaduni vitu vizuri vizuri vile ambavyo havijaongezwa laaghaa ingine ile ya isio yetu ya kiasili. Mimi ni mtu ambaye napenda nilikotoka na ninakoenda pia na kujua. Kwa hivyo, napenda ile harufu isio kuwa ya kigeni sana. Harufu zetu tunazijua vizuri.

Ninapotaka kusoma habari mutandaoni mimi ufuatilia zile tovuti ambazo zinaaminika. Tovuti kutoka kwa mashirika ambayo yanajulikana kwa kutoa habari za usahihi Manake inafa ikumbukwe kwamba kuna watu wengi sana wanaoeneza habari za uvumi na usipochunga utabaki ukiamini mambo ambayo hata hayakutokea.

Wakati wa baridi kali ni mvizuri kujiweka salama. Mwanzo uhakikishe unajoto la kutosha kujikinga kutoka na maradhi. Manake ni wakati ambapo watu wengi huwa wagonjwa kutokana na madhara ya ile baridi. Na pia ni vizuri kuhakikisha kwamba hutoki nje ya nyumba ovyo vyo ndiposa ubaki kuwa msalama wa afya.

Katika jamii yangu mimi ushiriki kwa kuwa kiongozi manake mimi ndiye mkubwa kwenye hiyo jami Nina wenzangu ambao wananifuata na nina watoto wangu na nina mke wangu Nina wazazi wangu pia ambao wananitazama kwa hivyo mimi huwa kielelezo Wanapotaka ushauri huja kwangu nawaeleza jinsi inavyo tupasa kufanya ili tusonge mbele kama jami.

Mimi natoka mahari ambapo kuna mito mingi sana na pia kuna ziwa. Mito hii yote huenda ikielekea katika hilo ziwa mbala ni kubwa sana. Kwa hivyo nimetembelea mito na ziwa mara mingi hata siwezi kuhesabu maisha ni mwangu. Ni maandhari mazuri ambayo yanapendeza na pia hutusaidia kuwa na maji mengi ya kutosha tunapoihitaji.

Ndiyo, mimi hununua vitu vingi sana kupitia kwenye simu. Nachukua tu simu yangu napiga kule dukani na ninaletewa kisha na lipa tena kupitia hiyo hiyo simu. Na pia natumia hii simu kuenda kwenye mtandao alafu nikisha fika kule nanunua kitu kutoka kwenye mtandao nalipia alafu naletewa nyumbani.

Najikinga na jua kali kwa kuhakikisha kwamba sitembei ovyo ovyo kwenye jua, labda iwe tu ni lazima niende kule na ninapoenda kwenye juakali mimi huvaa kofia kubwa ambayo hukinga uso wangu kutokana na miale mikali Pia kuna mafuta ya kujipaka ambayo mimi hupaka kwenye mkono, miguu na uso kuzuia madhara ya juakali.

Njia ambayo natumia kwa usafiri kila siku ni njia ya kupanda gari la moshi. Yani gari moshi hunitoa hapa nyumbani kuelekea kazini kule katikati ya jiji. Ni njia ya usafiri ambayo inatumiwa na watu wengi na inategemewa sana kwa sababu inahitaji pesa kidogo, ukilinganisha na njia zingine ziliopo.